Kwa upande wangu, wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuyaboresha maisha yangu na kuyaboresha maisha ya jamii yangu. Wazolangu kuu ni kuanza kuboresha maisha yangu kuanza ili niwe mfano mzuri kwa jamii. Kisha kushirikiano na wengine kuleta maendeleo ya pamoja. Naamini kuwa mtu anapo jiboresha yeye mwenyewe, anakuwa na nguvu na uwezo wa kusaidia wengine. Hivyo basi, ni meamua kuanza kwa kujiimarisha katika nyanja mbalimbali za maisha kama vile nithamu, elimu, afya na maadili mema. Kwanza kabisa, ni tajikita katika kujifunza na kujiongezea maarifa, hasa katika maswala ya teknolojia na maendeleo binafsi. Elimu ni ufunguo wa mafanikio na maarifa ni nayopata haya tabaki kwangu pekee bali, nitayashirikisha kwa vijana na watu wajamii yangu. Kupitia mafunzo madogo, mazungumzo au hata ushauri, ninaamini tutawazo kuinua kiwango cha maarifa katika jamii yetu. Pili, nitaweka mkazo katika kujenga tabia ya kushirikiana na kusaidiana. Jamii bora ujengwa na watu wanao jali wenzao. Nitahimize watu kufanya kazi kwa pamoja, kushiriki mawazo na kusaidiana katika changamoto zinazotu kabili kwa kufanya hivyo tutajenga umoja amani na mshikamano ambao ni ngunzo muhimu ya maendeleo. Haitha, wazo langu linahusisha kujitolea katika shuguli za kijamii. Kama vile kulinda mazingira kusaidia wasio jiweza na kuhamasisha madili mema. Haya ni mambo madogo kwa mtazamo wa haraka. Lakini ya na athari kubwa kwa maisha ya watu wengi jamii inayojali mazingira na ustawi wa wanachama wake hujenga msingi imara wa maendeleo ya mda mrefu zaidi ya hayo ninaamini katika kuhamasisha mtazamo chanya na matumaini. Mara nyingi changamoto hutufanya tukate tamaa. Lakini kupitia maneno ya kutia moyo na mfano mzuri wa vitendo tunawaze kuwasaidia wengine kuona kuwa mabadiliko ya nawazekana. Nataka kuwa sauti ya matumaini. Hasa kwa vijana wanao hitaji mwelekio na mskumo wa kufikia ndoto zao. Kwa kumalizia wazo langu laleo si ndoto tu bali ni ahadi ninayo jiwekea ahadi ya kuchukua hatua. Kujifunza kila siku na kushikiana na jamii yangu kwa thati. Ninaamini kuwa tukianza leo kwa moyo mmoja na lengo mmoja tunaweza kuboresha maisha yetu na kujenga jamii yenye maendeleo maadili na ustawi kwa wote ili tuwe na jamii bora zaidi.

Kwa upande wangu mimi sipendi kula popcorn Popcorn ni chakula kinacho pendwa na watu wengi sana, hasa wakati wa kutazama filamu, kwenda sinema au hata wakati wa mapumziko nyumbani. Kwa wengi, popcorn ni ishara ya burudani na sheree na staree. Hata hivyo, kwangu mimi hali ni tofauti ingawa nawapunguzia wanaoipendi mimi binafsi sipendi kula popcorn kwanza kabisa ladha ya popcorn hainivutii. Maranyingi huwa haina latha ya kuvutia kama vyakula vingine ninavyo vipenda. Wakati mwingine huwa ni kavu sana au inachumvi mingi kupita kiasi. Badala ya kunifuraisha latha yake unifanya nijisikia kutoridhika. Na hilo unifanya ni chague chakula kiningine chenye latha nayofuria zaidi. Pili, muundo wa popcorn unanisumbua. Popcorn huwa ngumu kutafuna na mara nyingi, mabaki yake hukwama kwenye meno. Hali hii hunifanya nijisikie kutokua huru wala kufuraia chakula chenyewe. Badala ya kustarehe najikuta nikihangaika kusafisha meno au kujiskia vibaya mdomoni tatu harufu ya popcorn pia hainivutii sana ingawa wengine huiona harufu yake kuwa ya kuvutia. Kwangu mimi harufu hiyo huwa nzito na wakati mwingine hunipunguzia hamu ya kula kabisa. Mimi hupendelea vyakula vyenye harufu laini na ya kuvutia zaidi aitha, sipendi popcorn kwa sababu hainitoshelezi kihisia wala kimwili. Si chakula kinacho nipa nguvu au kunifanya Nikos ink nimeshiba. Badala yake, huwa ni kama vitafunwa visivyo na mchango mkubwa kwa mwili wangu ukilinganisha na chakula kingine kama matunda karanga au chakula cha kawaida hata hivyo ningependa kusisitiza jambo moja muhimu kutopenda popcorn haimaanishi kudharau wanayoipenda. Kila mtu ana haki ya kupenda kile kinacho mfuraisha. Tufauti hizo ndizo hunifanya maisha yawe ya kuvutia na jamii iwe na mchanganyiko mzuri wa mitazamo na latha tofauti kwa kumalizia sipendi kula popcorn kwa sababu ya latha yake, muundo wake, harufu yake na namna inavyo nifanya nijisikie. Ninachagua vywkula vinavyo nipa furaha aafya na kuridhika zaidi. Hii ni chaguo langu binafsi na naeshimu chaguo la wengine na naamini kila mmoja wetu anapati kueshimu chaguo la mwenzake.

Jibu langu ni ndio. Niliwahi kununua tiketi ili kutazama mechi ya soka kati ya Kenya na Algeria wakati kulikuwa na mchezo baina ya Kenya na Algeria katika uwanja wa kasarani. Kununua tiketi ni jambo la tiketi za tukio ni jambo la kawaida linalo onyesha mshikamano, shauku na mapenzi ya kweli kwa jambo fulani. Iwe ni michezo muziki au sanaa. Kwaupande wangu, kununua tiketi ya mechi hiyo haikuwa tu suala la kuingia uwanjani. Bali pia ilikuwa ishara ya uzalendo, mapenzi ya soka na kuunga mkono timu ya taifa ya Kenya. Nakumbuka vizuri siku hii. Hisia zilikuwa za kipekee kuanzia wakati wa kununua tiketi. Nilijisikia furaha na msisimko, nikijua kuwa nitakuwa sehemu ya tukio kubwa la kitaifa. Mechi kati ya Kenya na Algeria haikuwa mechi ya kawaida. Bali ilikuwa nipambano la kimataifa, lililovutia macho ya mashabiki wengi wa soka. Nilipofika uwanjani, wakasarani nilikuta mazingira ya kiwa ya kuvutia sana. Kulikuwa na mashabiki wengi walio vaa jezi za timu ya taifa wakipeperusha bendera za Kenya na kuimba nyimbo za kuhamasisha timu. Hapo nilitambua kuwa kununua tiketi kulinipa nafasi ya kuwa sehemu ya jamii kubwa ilio unganishwa na lengo moja. Kuiunga mkono Kenya. Uzoefu kwa kutazama mechi moja kwa moja uwanjani nitofauti sana na kutazama kupitia runingani uwanja ulijaa nishati makelele na makelele ya furaha shangwe na wakati mwingine huzuni. Kila pasi, kila shuti na kila nafasi ya kufunga goli ilifuatiliwa kwa umakini mkubwa. Hisia hizo haziwezi kuelezeka kirahisi. Lazima uzipitie mwenyewe. Zaidi ya burudani, tukio hili lili nifundisha thamani ya kushiriki katika matukio ya kijamii na kitaifa kununua tiketi ni njia moja wapo ya kuunga mkono wanamichezo wetu kuimarisha michezo nchini na kuchangia mendeleo ya sekta ya burudani na michezo pia nilijifunza umuhimu wa kupanga na kuwajibika. Kununua tiketi kunahitaji maandalizi nidhamu ya kifedha na uamuzi wa makusudi. Haya yote ni mambo yanayoweza kutusaidia katika maisha ya kila siku. Kwakumalizia ndio nimewahi kununua tiketi za tukio. Na uzoefu wangu wa kutazama mechi kati ya Kenya na Algeria katika uwanja Wakasarani ulikuwa wakipekee na wakukumbukwa. Ulinipa furaha umoja na kumbukumbu. Nzuri ambazo bado nazithamini hadi leo na wahimiza wangine pia kujitokeza katika matukio kama haya. Kwasababu mbali na burudani yanatu jenga kijamii, kihisia na kitaifa. Hii pia ni ishara ya uzalendo na kupenda nchi yetu. Kwa kushangilia timu yetu ya Kenya, niliweza kujifunza mengi na kuwatia moyo wachezaji wale walio kuwa wakichazea timu yetu.

Kupanda wangu binafsi, mimi napenda kusafiri kutumia GPS. Katika dunia ya leo inayokuwa kwa kasi ya kiteknolojia, GPS imekuwa rafiki mkubwa kwa wasafiri wengi. Tofauti na ramani za karatasi ambazo zinahitaji muda mwingi wa kuzisoma na kuzielewa GPS hunipa maelekezo ya haraka sahihi na ya moja kwa moja. Hili hunifanya nijisikie, salama na mwenye kujiamini ninapokuwa safarini. Kwanza kabisa, napenda GPS kwa sababu hunisaidia kuokoa muda. Inanionyesha njia fupi zaidi au ilio na msongamano mdogo wa magari. Badala ya kubahatisha njia au kusimama kuuliza watu GPS huniongoza hatua kwa hatua hadi ninapokusudia kufika hii ni faida kubwa hasa ninaposafiri katika maeneo nisioyafahamu pili GPS hunipa uhakika na amani ya moyo najua kuwa hataka nikikosea njia GPS itanisahihisha na kunirejesha kwenye mwelekeo sahihi. Hali hii hunifanya nisipate wasiwasi na safari yangu huwa laini na ya kufurahisha zaidi. Tatu, GPS ni rahisi kutumia na inapatikana kwa urahisi. Kupitia simu yangu ya mkononi, ninaweza kupata ramani za kisasa. Majina ya barabara, vituo muhimu kama hospitali, vituo vya mafuta au maeneo ya chakula. Hii ni tofauti na ramani za zamani ambazo mara nyingi hazibadiliki na zinaweza kukosa taarifa mpya. Zaidi ya hapo, GPS hunisaidia kupanga safari zangu vizuri. Naweza kuona umbali, muda wa kufika na hata kupanga vituo vya kupumzika njiani. Hii hunifanya msafiri kwa mpangilio na kwa unathu ufanisi mkubwa. Hata hivyo sitapuuza kabisa umuhimu wa ramani za karatasi zina nafasi yake kihistoria na kielimu lakini kwa mtazamo wangu katika maisha ya sasa GPS imeleta urahisi usalama na ufanisi katika kusafiri. Kwa kumalizia napenda kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu hunipa mungozo sahihi. Hunipunguzia stress na hunisaidia kuokoa muda. Na hunifanya nijisikie salama ninapokuwa safarini GPS si tu kifaa cha kuonyesha njia bali ni mshirika muhimu katika safari zangu za kila siku.

Kwangu mimi, tukio muhimu zaidi ni kupita mtihani wa shule ya upili na kujiunga na chuo changu cha ndoto. Tukio hili halikuwa la kawaida, bali lilikuwa ni matokeo ya safari ndefu, iliojaa changamoto, bidii na matumaini. Kipindi cha shule ya upili kilikuwa na presha kubwa. Masomo mengi matarajio kutoka kwa walimu wazazi na jamii kwa ujumla. Kila siku nilijitahidi, kusoma, kujifunza na kujiaminia, hata pale ambapo hali ilikuwa ngumu. Kupita mtihani wa shule ya upili kulinipa faraja na furaha kubwa sana. Ilikuwa ni ishara kwamba juhudi zangu hazikuwa bure. Ilinionyesha kuwa kwa nidhamu subira na kujituma inawezekana kufikia malengo makubwa maishani. Wakati nilipo pokea matokeo, nilihisi kama mlango mpya wa maisha yangu ulikuwa umefunguliwa. Zaidi ya kupita mtihani, kujiunga na chuo changu cha ndoto kulikuwa ni hatua nyingine muhimu sana. Hili lilikuwa jambo nililoliota kwa muda mrefu. Chuo hicho kiliwakilisha matumaini yangu ya baadae, ndoto zangu za taaluma na hamu yangu ya kujijenga kielimu na kimaadili. Kujiunga nacho kulinipa motisha mpya ya kufanya kazi kwa bidii. Hii yote inachangiwa na tukio hilo la kupita mtihani wangu wa shule ya upili. Katika chuo, nilianza kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Nilipata fursa ya kukutana na watu wapya kujifunza study mpya na kujiandaa kwa maisha ya baadae tukio hili lilinifundisha umuhimu wa kujiamini kuwa na maono na kutokata tamaa hata pale safari inapoonekana kuwa ngumu. Tukio hili muhimu pia ilinifanya nidhamini sana mchango wa wazazi walimu na marafiki walio kuwa bega kwa bega nami katika safari yangu. Bila msaada wao huenda nisingefika nilipofika leo. Kwa kumalizia, tukio la kukupita mtihani wa shule ya upili na kujiunga na chuo changu cha ndoto limekuwa nguzo muhimu katika maisha yangu. Lilibadilisha mwelekeo wa maisha yangu, likanipa tumaini na likanifanya niamini kuwa ndoto zozote zinaweza kutimia ikiwa mtu atajituma kwa dhati.

Kwa upande wangu, mimi napendelea mazingira ya kazi ambayo yana sifa zifuatazo, ushirikiano, amani, uajibikaji, upendo na heshima. Kwanza kabisa, napenda mazingira ya kazi yenye ushirikiano. Ushirikiano unamaanisha kila mtu anashirikiana kwa dhati, akijua kuwa kila mmoja ana mchango wake muhimu. Hakuna mtu anayefanya kazi peke yake ili kufanikisha mafanikio ya timu, badala yake tunashirikiana, tunasaidiana na kutatua matatizo yaliopo. Katika mazingira haya, kila wazo linaeleweka, kila jitiada inaenziwa na kila changamoto inatatuliwa pamoja. Ushirikiano haimanishi tu kushirikiana katika kazi za kawaida, bali pia kujenga mtazamo wa pamoja wa mafanikio na matarajio. Pili napendelea mazingira ya kazi yenye amani. Amani katika ofisi au mahali pa kazi si tu kutokua na migogoro, bali hali ambapo watu wanafanya kazi bila hofu, wakiwa na utulivu wa akili na wanapendana kufanya kazi pamoja. Hali ya amani inaruhusu ubunifu kuibuka maamuzi mazuri kufanywa na kila mfanyakazi kujiskia huru kueleza mawazo yake bila kuogopa lawama ama chuki. Amani huchangia sana kuongeza tija na huraisisha mawasiliano mema kati ya wafanyakazi. Tatu, napendelea mazingira ya kazi yenye uwajibikaji. Kila mfanya kazi, anapojua jukumu lake la kuwajibika kima kamilifu, inasaidia kuondoa migongano, kucheleweshwa kwa kazi na makosa yasiyo ya lazima. Wajibikaji ni msingi, wa uwaminifu na heshima. Ni hali ambapo kila mtu anajua kuwa kazi yake ina umuhimu na ina hesabiwa. Kwa hivyo, uwajibikaji siyo mzigo, bali ni njia ya kujenga imani na kuendeleza mafanikio ya pamoja. Nne, napendelea mazingira ya kazi yenye upendo. Upendo hapa siyo upendo wa kimapenzi. Bali ni kujali na kuheshimiana kwa dhati. Ni hali ambapo wafanya kazi, wanajali maendeleo ya wenzio. Wanasaidiana katika changamoto, wanasharekea mafanikio pamoja. Upendo huundwa moyo wa familia katika ofisi, ambapo kila mtu anahisi kuheshimiwa na kuthaminiwa. Hali hii uchochea motisha, uzalishaji na furaa kazini. Pia, napendelea mazingira ya kazi yenye heshima. Heshima ni msingi wa kila uhusiano mzuri. Inamanisha kutambua na kuthamini tofauti za watu, maadili yao, mawazo yao, na njia zao za kufanya kazi. Katika mazingira yenye eshima, hakuna ubaguzi, uwoga au aibu. Wafanya kazi wanahisi kuwa sehemu ya timu yenye dhamani na wanathaminiwa kwa yale wanayochangia. Heshima huunda mazingira ya kudumu ya mawasiliano mazuri na ushirikiano wa kweli. Kwa kumazilizia, mazingira ya kazi ninayapendelea sio tu mahali pa kufanya kazi bali ni sehemu ya ukuwaji ya kibinafsi na wa kitaluma.

Mimi hutumia njia mbalimbali ili kupumzisha akili na kupumzika kwa ujumla. Njia kwanza ninayoitumia ni kuwacha kuangalia skrini tunaishi katika zama ambapo simu, kompyuta na televisioni vina shikilia sehemu kubwa ya muda wetu. Skrini hizi ingawa zitikitumika kwa manufaa mara nyingi hutoa kelele isiyoisha, matangazo, barua pepe, ujumbe wa papo hapo na taarifa zisizo na kikomo kwa hivyo, kuwacha kuangalia skrini ni hatuwa ya kwanza muhimu ya kupumzika. Na punguza mwanga wa elektroniki na kutoa nafasi ya akili yangu kupumzika. Wakati huo, mawazo yangu huweza kuungana na kile ambacho ni muhkmu kwangu. Badala ya kuendelea kufuatilia kelele za digiti zisizo na mwisho njia ya pili ninayopenda ni kutafakari. Kutafakari ni kipindi ambacho nafikiri kwa undani na kuangalia ndani ya nafsi yangu. Hapa mimi hujaribu kuelewa hisia zangu. Kuona mafanikia yangu na changamoto na kupanga hatua za baadaye. Kutafakari si tu kuondoa uchovu wa akili. Bali pia ni njia ya kujenga ufahamu wa kibinasi na kuongeza amani ya ndani hiii ni kipindi chaku gundua shukrani kwa wale kwa yale nilio pata na kuanza kujipanga kwa siku zijazo kwa mtazamo chanya. Njia nyingine imeayo niletea furaha kubwa na kunipumzisha ni kuenda pahali penye hewa safi. Hakuna kitu kinachofanya na nafsi yangu kuwa huru zaidi kuliko kuwa nje, kuzungukwa na mazingira ya asili, kumsikiza upepo ukipuliza usoni na kupumua hewa safi. Hii inasaidia kuondoa msongo wa mawazo, kupunguza hofu na kuongeza nguvu ya mwili na akili. Tukitembea katika bustani, msitu au kando ya mito kila hatua hutua mwangaza mpia na hisia za huru. Hii ni njia ya kushikilia wakati na kuungana na dunia kwa undani zaidi. Kwa pamoja, njia hizi tatu, kuwacha kuangalia skrini, kutafakari na kuenda katika maeneo yenye hewa safi, zinaunda mpango wangu wa kupumzika. Zinanisaidia kurekebisha mawazo yangu, kuondoa stress na kujenga moyo wa shukrani. Pia, zina niwazeshe kushugulikia changamoto za kila siku kwa ujasiri na umakini zaidi.

Nadhani uhusiano mzuri kazini unachangia si tu kwa utendaji wa kazi, bali pia katika mazingira ya amani, furaha na motisha. Kwanza kabisa, mimi huanza kwa kushirikisha wafanya kazi katika mambo yanayowaadhiri. Kwa mfano, ikiwa kuna mradi mpya unaoanza, mimi huchukua muda kuhakikisha kila mmoja anapata nafasi ya kutoa maoni yake na kushiriki mawazo yake. Hii si tu inawapa hisia ya umiliki bali pia inatengeneza uelewa wa pamoja wa malengo ya timu. Wakati mtu anaona kwamba maoni yake yanathaminiwa, inajenga uaminifu na heshima kwa wote waliopo kazini. Pili, kuheshimu maoni yao ni jambo muhimu sana kwangu. Sio lazima kila maoni yao yanafuata kile, ni nacho panga. Lazima mimi nichukue muda kusikiliza kwa makini, kuuliza maswali na kuelewa hoja zao. Hii hufanya mazungumzo kuwa ya maana na huonyesha kuwa kila mmoja anadhamani na fasi yake kazini. Kuheshimu maoni ya wenzangu pia kunasaidia kuepuka migogoro isiyo ya lazima na kuimarisha mshikamano wa kikazi. Tatu, mimi hujitahidi kuwa msaada kwa kila mmoja pale ninapoweza. Hii inaweza kuwa kwa kusaidia kazi wanayo shughulikia au hata kutoa ushauri au msaada wa kihemuko wakati mtu anapitia changamoto. Kuwa tayari kuwasaidia, hujenga uhusiano wa dhati kwani watu wanajua wanaweza kutegemea msaada wako bila hofu. Zaidi ya hayo, mimi huchukua hatua ya kuunda mazingira ya urafiki na mshikamano. Mara nyingi tunapokuwa na wakati wa kupumzika pamoja au kushiriki katika shughuli za kijamii tunaimarisha uhusiano ambao hauishi kwenye kazi tu. Hii huongeza, ushirikiano na heshima miongoni mwa wafanya kazi, na kufanya kila mtu ajisikie sehemu ya timu. Kwa ujumla, njia ninazo jenga mahusiano kazini zina husisha ushirikiano, heshima, msaada na uhusiano wa kibinadamu. Hii siyo tu inarahisisha kazi, bali pia inachangia furaha kazini na motisha ya pamoja. Wafanya kazi wanapo juwa kwamba wanadhaminiwa na kuwa na mshikamano. Wanakuwa na ari kubwa ya kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wa pamoja.

Ndiyo, mimi napenda kupika. Kupika siyo tu kazi au jukumu la kila siku kwangu. Ni sanaa na ni njia ya kuwaonyeshe upendo na kujitahidi kuboresha maisha yangu na ya wale ninao wapenda. Kila mara ninapo kuwa jikoni na jihisi kama msanii anaye unda kitu chenye dhamani. Mimea viungo na mchanganyiko wa pilau si tu vyakula. Bali ni rangi ya mchanganyiko wa sauti harufu na ladha ambazo huleta furaha isiyo na kifani. Mimi napenda kupika pilau. Kupika pilau kumenifanya nijiwekee changamoto mpya kila mara. Je, leo, leo nitajaribu kuongeza mdalasini kidogo au nitumia karafu zaidi. Je, kitamu kitakua sawa. Hizi ndizo changamoto zinazo fanya kupika kuwa burudani na mafunzo kwa wakati mmoja. Zaidi ya yote, kupika ni njia ya kujidhamini na kuonyesha heshima kwa chakula na watu ambao nitashiriki nao. Sio tu kwamba napenda pilau kwa ladha yake, bali pia kwa historia yake. Pilau ni chakula kilicho jaa hadithi za familia, urithi na majaribia ya kudumu ya mababu zetu. Kila kiungo kinaweze kusema jambo, kila harufu huwakilisha kumbukumbu fulani. Kwa hivyo, kupika pilau kwangu ni zaidi ya chakula ni hifadhi ya tamaduni na upendo. Zaidi ya hayo, kupika kunanifanya nijisikie kuwa mzalishaji sio tu kukiwa chakula kinacho kulika. Napenda kuona furaha kwenye uso ya wale wanao niona nikipika na baadaye wanapo kula chakula changu. Hapana kitu kinacho nifurahisha zaidi kuliko kuwana mtu wakifurahia chakula nilicho kipika na kikawa sawa kutokana na juudi zangu. Hivyo ndiyo maana nakiri kuwa kupika pilau ni moja ya shughuli zangu ninazo zipenda zaidi. Kwani ni njia ya kutoa furaha kwa wengine na pia kunipa amani ya ndani. Kukumalizia kupika pilau ni zaidi ya mapishi kwangu. Ni sanaa, ni upendo, ni historia na ni furaha. Kila kipande cha viungo ninacho ongeza ni sehemu ya hadithi yangu. Na kila kipande cha pilau kilicho tengenezwa kwa mikono yangu ni ishara ya kujitahidi na kujitole. Pika kwangu si tu burudani, ni njia ya kuonyesha nami nani mimi ni njia ya kushikirikisha furaha na ni njia ya kudumisha maadili na urithi wa kitamaduni.

Habari ni nguvu. Zinaweza kutufanya tuwe na ufahamu mpana kuhusu ulimwengu, kutufahamisha kuhusu matukio yanayojiri karibu nasi na duniani kote. Na hutusaidia kufanya maamuzi sahii katika maisha yetu ya kila siku. Kwa kweli, katika dunia ya sasa ya kiteknolojia, habari imekua raisi kupatikana zaidi kuliko wakati wawote mwingine. Na mimi binafsi napenda kupata kupitia mutandao. Mahali ninapo somea habari ni sehemu ambayo kwa kweli nimeitambua kama nyumba ya ufahamu wangu wa kila siku. Kwa mfano, mimi hutumia Phonix Browser kama chombo changu kikuu cha kupata habari mtandaoni. Kwanini Phonics Browser? Kwanza, ni rahisi kutumia na ina mpangilio mzuri wa kurasa. Kila wakati ninapofungua kivinjari hiki, ninaona vibao vya habari vya hivi karibuni, makala ya kina na matukio ya papo kwa hapo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Hii inaniwezeshe kuwa na picha kamili ya mambo yanayotokea na kuendelea bila kutegemea chanzo kimoja tu. Zaidi ya hayo, inatoa fursa ya kuchagua aina ya habari ninayo penda. Iwe ni siyasa, michezo, teknolojia, afya au burudani. Hii inafanya niwe na uhuru wa kusoma kile ninacho kihitaji wakati wa wote. Pia Phonics Browser hutoa uchaguzi za kuongeza kasi ya mtandao na kuokoa data. Jambo ambalo ni muhimu sana hasa ninapokuwa safarini au sina fursa ya kuunganishwa kwenye wifi yenye kasi. Kwa hivyo, si tu kwamba ni chombo cha kupata habari bali pia ni rafiki wa kila siku. Anaye ifanya usomaji wangu kuwa rahisi, wa haraka na wenye ufanisi. Kila siku, mimi huanza kwa kukagua vichwa vya habari vya leo, kusoma makala yanayovutia na mara nyingine kuchambua tarifa ili kuelewa vizuri muhktadha wake. Sasa hii imekuwa sehemu ya kawaida ya maisha yangu kupitia njia hii ya kupata habari. Mimi si tu kupata marifa kutoka kwa Phonics, mbali pia ninajifunza mbinu mpya za kuangalia matukio kubashiri mwelekeo wa mambo na hata kushiriki maoni yangu kwa wenzangu. Hii inanifanya niwe mwanahabari mdogo kwa njia yangu. Nikijifunza kuchambua tarifa kabla ya kuzipokea kweli au si kweli. Zaidi ya kuwa chombo cha habari, Phonics Browser pia inaniwazesha kuunganisha kujiunganisha na jamii. Napenda kusoma maoni ya wasomaji wengine, kushiriki makala muhimu kwenye mitandao ya kijamii na kushirikisha wazo la habari muhimu. Hii inasaidia kuendeleza mazungumzo na kujenga ufahamu wa pamoja. Jambo ambalo linaongeza dhamani ya habari ninayosoma.

Mmoja wetu hukabiliana na changamoto za tharura katika maisha yake ya kila siku. Iwe kazini, shuleni au hata nyumbani. Kazi za tharura, ni zile ambazo hazikusubiri uwe tayari, zinatokea ghafla. Kwanza kabisa, nikiangalia kazi ya dharura, ninakuwa makini sana. Hii inamaanisha kuwa ninajitahidi, kutambua tatizo kwa undani kabla ya kuchukua hatua yoyote. Badala ya kuchukua hatua haraka kwa kiholela, mimi hupima kila kipengele cha tatizo. Kuangalia ni nini kilicho sababisha, ni nani wanao husiana na ni matokea gani yanayoweza kutokea kutokana na hatua zangu. Makini haya hufanya kazi zangu za dharura kuwa sahihi na zisizo kuwa na makosa yanayoweza kuongezeka zaidi. Pili, ninafikiria kwa haraka. Ingawa utulivu ni muhimu, haraka pia ni jambo la dharura. Katika hali ya dharura, hakuna muda wa kupoteza. Hapa ndipo akili zetu zinapaswa kuwa mstari wa mbele. Nimejifunza kutumia mbinu za haraka za kufikiria kuunda mikakati midogo na kuchukua hatua zinazofaa kwa haraka bila kupoteza mwelekeo wa tatizo. Hii inaniwezesha kushughulikia dharura haraka, kabla haijaenea au kukuwa kubwa zaidi. Pili zaidi, mimi hutulia ili nisijichanganye. Utulivu ni silaha muhimu sana katika kushughulikia dharura. Wakati mwingine dharura zinapokuja, watu wengi hushindwa kwa sababu wanajichanganya. Wanapata hofu au wanapoteza mtazamo wa wazi. Mimi kwa upande wangu hujaribu kuthibiti hisia zangu. Kupumua kwa kina na kuweka akili yangu kimya. Utulivu huu hufanya nifanye maamuzi sahihi na kuhakikisha kuwa kila hatua ninayochukua ni yenye mantiki na faida kwa tatizo linaloshughulikiwa. Zaidi ya hayo, mimi huanza na hatua ndogo za haraka. Kazi za dharura mara nyingi zinahitaji hatua ndogo nyingi zilizopangwa kwa usahihi. Mimi hugawa tatizo kuwa sehemu ndogo ndogo. Kisha kushughulikia kila sehemu kwa utaratibu. Njia hii inarahisisha mchakato na kuondoa hofu ya kufanya kila kitu mara moja. Pia, ninaposhughulikia dharura, ninaweka kipaumbele. Sio kila jambo lilanalohitaji hatua mara moja lina umuhimu sawa. Ninatambua ni nini kinapaswa kushughulikiwa mara moja na ni nini kinaweza kusubiri kidogo. Hii inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kuwa kazi muhimu zaidi inashughulikiwa kwa ufanisi. Mwisho, ninaamini kuwa kujifunza kutoka kwa kila dharura ni muhimu. Baada ya kushughulikia tatizo, huchambua hatua nilizochukua, matokeo yake na jinsi ningeweza kuboresha utaratibu wangu kwa dharura zinazofuata. Hii inaniweka kwenye mchakato endelevu wa kujiboresha kuhakikishe kuwa siku zijazo nitashugulikia darura kwa haraka zaidi, kutulivu zaidi na kwa kufanisi zaidi.

Somo ninalolipenda zaidi shuleni ni somo la kompyuta. Kwanza kabisa, somo la kompyuta linanivutia kwa sababu linahusisha mambo ya vitendo. Sio tu kusoma nadharia au kurudia maneno kwenye vitabu. Badala yake, tunapata nafasi ya kufanya mazoezi, kuunda programu ndogo, kutumia zana mbalimbali za teknolojia na kutatua matatizo kwa kutumia akili zetu. Kila kazi ya kompyuta ni changamoto ndogo ambayo inanifanya nidhamini ujuzi wangu zaidi. Hii inaniumiza sana kwa sababu kila ninapopata suluisho, la tatizo, fulani, ninafurahia sana kuona kazi yangu ikitimizwa. Pili, somu la kompyuta linanipa uwezo wa kuwa mbunifu. Ninapokuwa mbele ya kompyuta, ninaweza kuunda miradi yangu, kubuni michoro, kuandika programu, au hata kutengeneza tovuti. Kila kitu kinachoundwa, kinatoka kwenye mawazo yangu, na hilo linanifanya nijihisi kwamba ninaweza kufanya lolote. Kwa kweli kompyuta si tu kifaa cha kufundishia bali ni daraja ya kupeleka mawazo yangu katika vitendo aidha somo hili limekuwa msaada mkubwa katika kujenga ujuzi wa kisasa. Dunia yetu inazunguka ki teknolojia na kuwa na uwelewa wa computer kunanipa faida kubwa. Ninaona kuwa kila kitu kinacho, ninacho kisoma na ninacho kifunza shuleni. Kama vile matumizi ya Microsoft Office, programu za kuunda michoro na hata lugha za programu ndogo, kitakua muhimu siku za usoni. Hii inaniumiza sana kwa sababu sijaji na shule tu. Bali, ninajenga msingi wa maisha yangu ya baadae. Zaidi ya hayo, somo la computer linanifundisha saburi na ustadi wa kutatua matatizo. Sio kila wakati programu au mashine huenda kama tunavyotaka na hilo linatulazimisha kufikiria haraka kuwa makini na kushirikiana na wenzetu. Niliposhirikiana na wengine katika miradi ya kompyuta nimejifunza umuhimu wa timu, uvumilivu na jinsi ya kushughulikia changamoto bila kuchoka. Hili ni somo la maisha ambalo si rahisi kupata katika baadhi ya masomo mengine. Hatimaye, napenda somo la kompyuta kwa sababu linanifanya niwe sehemu ya dunia kubwa zaidi. Kompyuta, ninaweza kufikia taarifa mbalimbali, kujifunza mambo mapya na kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti za dunia. Inanivutia sana kuona kwamba kile ninachojifunza katika darasa. Ndicho, nitakacho tumia katika maisha yangu ya sasa na maisha yangu ya usoni.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa besiboli. Kwanza kabisa ninavutiwa na besiboli kwa sababu ni mchezo unaochanganya mbinu kasi na nguvu. Si mchezo raisi wa kuanza kucheza bila kujifunza kanuni zake. Kila mchezo unavipengele vyake kushambulia kwa kupiga mpira, kuwalinda wachezaji wa timu pinzani na kuendesha mikakati ya kimaalum. Ninapo fikiria kujaribu besiboli, ninajiuliza jinsi nitakavyo weza kuthibiti mpira, kutimiza mikakati na kushirikiana na wanzangu hii inaniumiza kwa sababu ninajua kila hatua, itakua changamoto ndogo inayp ongeza ujuzi wangu na ubunifu wangu. Pili, besiboli ni mchezo unaohimiza mshikamano na ushirikiano, hakuna mchezaji anaya fanikisha pigo la mpira peke yake kila timu inapaswa kushirikiana ili kushinda. Mimi ni mtu anayapenda kushirikiana na wenzangu na kujaribu besiboli kutanipa fursa njema ya kushirikiana na wenzangu kwa kweli. Kufanya kazi pamoja, kupanga mikakati na kusaidiana kila wakati, mchezaji anapo shinda ni jambo ambalo linanivutia sana katika mchezo huu. Haitha, besiboli inanipa fursa ya mazoezi ya mwili. Kucheza mpira, kukimbia, kuruka na kupiga mpira, kunafanya moyo wangu upige kwa furaha na mwili wangu, ukafanya mazoezi ya pamoja. Hii ni muimu sana kwa sababu napenda mchezo inayo changanya akili na mwili. Kufanya mazoezi huku nikifurahia mchezo ni njia nzuri ya afya na furaha naaona besiboli kama njia bora ya kufanya hivyo. Zaidi ya hayo, besiboli ni mchezo wa mbinu na mshindano. Kila mchezo unaleta changamoto mpya na kila mpira unaleta nafasi ya kujifunza jampo jipya. Nitakapo jaribu mchezo huu nataka kujifunza kanuni zake, mbinu za kupiga mpira, mbinu za kumkimbiza pinzani na jinsi ya kufanya mikakati ya kushinda mchezo. Hii na nifanya ni jihisi kwamba mchezo huu sio tu burudani, bali pia ni darasa la maisha, linalo nifundisha uvumilivu, ujasiri na uthabiti. Hatimaye, besiboli ni mchezo unaonivutia kwa sababu unakuza mshindano wenye afya, umoja wa timu, ujuzi wa mwili na furaha, kuwa sehemu ya timu ya besiboli kunanipa fursa ya kujitambulisha, kushirikiana na wengine na kufurahia kila hatua ya mchezo. Nina hamu kubwa ya kujaribu besiboli, kujifunza kutoka kwa wachezaji wenye ujuzi na hatimaye kuwa mchezaji bora zaidi, ninavyoweza kuwa.

Ni kawaida ya kila mfanya kazi kukumbana na changamoto katika safari ya kia kikazi. Mimi hukabiliana na changamoto hizi kupitia njia mbali mbali. Kwanza kabisa, ninapopatwa na changamoto kazini huwa napanga hatua zangu kwa makini za kutatua changamoto hiyo. Ninajitayarisha, ninaweka kwenye mipangilio kazi ambayo ninaweza kufanya peke yangu na zile ambazo ninahitaji msaada. Hii inanisaidia kuelewa wazi ni msaada gani nataka kutoka kwa wanatimu wenzangu. Hii siyo tu huondoa kuchanganyikiwa, bali pia hufanya mawasiliano kuwa rahisi na yanye mafanikio. Pili, ninapo hitaji msaada, huwa siogopi kuuliza. Mimi huwasiliana na wanatimu wenzangu kwa heshima na unyenyekevu. Nikiomba msaada pale inapohitajika ninajua kuwa timu ni nguvu na hakuna mtu anayejua kila kitu, kwa hivyo mimi hu kwa hivyo, mimi ni kiomba msaada huwa sioni huo kama udhaifu, bali kama ishara ya hekima na ujasiri. Ninashirikisha wanzangu changamoto ninazokabiliana nazo, kueleza hatua nilizochukua tayari na kuuliza kwa uwazi jinsi tunavyoweza kupata suluhisho pamoja. Aidha, ninapopokea msaada kutoka kwa wanatimu wanzangu, huwa nakuwa makini sana kuhakikisha kwamba ninaelewa kila hatua wanayonielekeza. Mimi huandika maelezo muhimu kuuliza maswali zaidi pale jambo limekosekana na kujaribu kutumia maarifa hayo haraka. Hii inaniumiza na kujenga ujuzi wangu binafsi. Kwa njia hii, kila changamoto ninaayokumbana nayo huwa fursa ya kujifunza na kuimarisha uwezo wangu wa kazi. Zaidi ya hayo, kuomba msaada kutoka kwa wanatimu wanzangu kunanifundisha uvumilivu, mshikamano na mawasiliano mazuri kazini. Mimi hujifunza kuwa kila mtu ana njia yake ya kufikiria, kila mtu ana ujuzi maalum na pale tunaposhirikiana kwa dhati, kazi huenda kwa urahisi zaidi na kwa ubora mkubwa. Hii huongeza mchikamano wa timu na hufanya kazi kuwa furaha zaidi kuliko changamoto. Hatimaye, ninapo shughulikia kazi na kuhitaji msaada, ninajifunza umuhimu wa ushirikiano, uvumilivu na unyenyekevu. Kuomba msaada kutoka kwa wanatimu wanzangu situ kunisaidia kukamilisha kazi kwa ufanisi, bali pia kunanifundisha jinsi ya kuwa sehemu ya timu yenye mshikamano na nyenye mafanikio. Nina hakikisha kuwa daima nitashirikiana pia na wanzangu pale napokuwa na ujuzi au nafasi ya kusaidia wengine, ili mshikamano huwo usiwe wa upande mmoja bali uwe wa pamoja.

Kwa upande wangu, mimi natumia Wi-Fi katika simu yangu. Kwanza kabisa, ninatumia Wi-Fi kwa ajili ya kujifunza. Kupitia Wi-Fi, ninaweza kufikia taarifa mbalimbali mitandaoni, kufanya utafiti, kusoma makala na kutazama video za kielimu. Wi-Fi hunisaidia kupanua maarifa yangu kwa kunipa fursa ya kujifunza mambo mapya bila mipaka. Pia hunirahisishia kushiriki katika masomo ya mitandaoni na kuwasiliana na walimu au wanafunzi wenzangu kupitia majukwaa ya kielimu. Pili, nimetumia wifi kwa mawasiliano. Kupitia interneti inayotokana na wifi, ninaweza kuwasiliana kwa urahisi na familia, marafiki na wafanyakazi wenzangu kupitia programu za ujumbe mfupi, barua pepe na simu za video. Hii hunifanya nijisikie karibu na watu wangu hata pale tulipo mbali kimazingira. Tatu, wifi hunisaidia katika kazi na shughuli za uzalishaji. Ninatumia WiFi kupakua na kupakia nyaraka, kushiriki kazi mitandaoni na kutumia zana za kidijitali zinazorahisisha utekelezaji wa majukumu yangu. Kupitia WiFi, kazi hufanyika kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Jambo linaloongeza tija katika kile ninachokifanya. Aidha, ninatumia wifi kwa ajili ya kupata habari. Kila siku ninaweza kusoma habari za ndani na nje ya nchi. Kufuatilia matukio ya dunia na kujua maendeleo mbalimbali yanayotokea katika jamii. Hii hunifanya niwe mtu mwenye uelewa mpana na anayejua kinachoendelea katika ulimwengu unaomzunguka. Vilevile, WiFi hunipa burudani. Ninaitumia kusikiliza muziki ninaoupenda, kutazama video na filamu na wakati mwingine kucheka na kucheza michezo ya mtandaoni. Burudani hii hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya shughuli nyingi za kila siku zaidi ya hayo, ninatumia wi-fi kwa njia ya kuwajibika. Ninahakikisha kuwa, natumia interneti kwa mambo yenye manufaa na huepuka matumizi mambaya kama kupoteza muda kupita kiasi au kutembelea tovuti zisizofaa. Pia, ninazingatia usalama wa taarifa zangu kwa kutumia neno siri imara na kuepuka mitandao isiyo salama.

Kwa upande wangu, mimi naidhamini sana kazi ya uhandisi wa programu. Kwanza kabisa, uhandisi wa programu ni taaluma inayohusisha kubuni kuandika, kujaribu, kuboresha na kusimamia programu za kompyuta. Programu hizo ndizo zinazoendesha mifumo tunayotumia ya kila siku kama vile simu janja. Kompyuta, mitandao ya kijamii, banking za mitandaoni, hospitali, shule na hata mifumo ya usafiri. Kwa hiyo, uhandisi wa programu ni ni kazi ambayo imechangia moja kwa moja katika kurahisisha maisha ya binadamu ya kila siku. Sababu kubwa inayofanya nidhamini kazi hii ni uwezo wake wa kutatua matatizo ya kweli katika jamii. Kupitia uhandisi wa programu, tunaweza kutengeneza mifumo ya kusaidia elimu, afya, biashara, mawasiliano na usalama. Kwa mfano, programu za kujifunzia, mitandaoni huwasaidia wanafunzi kupata elimu popote walipo, huku mifumo ya hospitali ikirahisisha kuhifadhi na kupata taarifa za wagonjwa kwa haraka na usahihi. Pili, uhandisi wa programu hunipa nafasi ya ubunifu na fikra pevu. Kazi hii si ya kufuata maagizo tu, bali inahitaji mtu kufikiri kwa kina, kuchambua matatizo na kubuni suluhisho bora. Kila programu ni kama mradi mpya unaohitaji ubunifu, uvumilivu na nidhamu. Hii hunifanya nijisikie nikiwa na dhamani kwa sababu mawazo yangu yanaweza kugeuka kuwa kitu kitakachotumika na watu wengi. Sababu nyingine inayofanya nidhamini, kazi hii ni fursa yake za ajira na maendeleo ya maisha. Taaluma hii inahitajika sana duniani kote na inampa mtu nafasi nzuri ya kufanya kazi ndani ya nchi au nje ya nchi. Ana kwa ana au kwa njia ya mtandao. Hii huongeza uhuru wa kifedha na hufungua milango ya kukua, kitaaluma na kiuchumi. Zaidi ya hayo, kazi hii hunifundisha stadi muhimu za maisha kama vile kufanya kazi kama timu mawasiliano mazuri, usimamizi wa muda na uvumilivu. Mara nyingi programu hazifanyi kazi mara moja ya kwanza. Hivyo, inahitaji subira kujifunza kutokana na makosa na kuendelea kuboresha hadi kufikia mafanikio. Stadi hizi hunisaidia si kazini tu bali hata katika maisha ya kila siku. Vile vile, kazi hii hunipa hamu ya kujifunza kila siku. Teknolojia hubadilika kwa kasi hivyo uhandisi wa programu lazima uende sambamba na mabadiliko haya. Hii hunifanya niendelee kujifunza lugha mpya za programu, zana mpya na mbinu bora zaidi. Kujifunza huku hunifanya niwe mtu mwenye mawazo, mapana na aliye tayari kukabiliana na changamoto mpya. Mwisho kabisa, nili naidhamini kazi hii kwa sababu inanipa nafasi ya kuwacha alama chanya katika jami. Programu moja nzuri inaweza kusaidia maelfu na hata mamilioni ya watu. Hiyo hunipa motisha na fahari kubwa kujua kuwa juhudi zangu zina mchango halisi katika kuboresha maisha ya wengine.

Ndiyo, ndiyo, mimi nanapenda kukula samaki kwanza kabisa ninapenda kula samakikwa sababu ni chakula chenye afya bora. Samaki wanavirutubisho muhimu kama proteini, omega tatu, vitamine na madini ambayo husaidia kuimarisha afya ya mwili na akili. Kula samaki huu nisaidia kuwa na nguvu, akili timamu na kinga nzuri ya mwili. Hii hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye afya njema kila siku. Pili, ninapenda samaki kwa sababu ya latha yao ya kipekee ya aina mbalimbali kuna samaki wa kukaanga wa kuchemsha na wa kupika kwa nazi. Wakuchoma na hata wakupika kwa mchuzi mzito wa viungo kila aina ina latha yake ya kipekee napenda sana samaki waliokaangwa vizuri wakawa wakavu kwa nje lakini laini kwa ndani au walio pikwa kwa nazi wakitoa harufu nzuri inayo changamisha hamu ya kukula. Sababu nyingine inayonifanya nipende kula samaki ni urahisi wa kupatikana. Katika maeneo mengi hasa karibu na mito, maziwa au bahari, samaki hupatikana kwa uraisi. Hii hufanya ni weze kuwajumuisha katika mlo wangu mara kwa mara. Pia, samaki hupikika kwa haraka ikilinganishwa na vyakula vingine. Jambo lilano faa sana katika ratiba zangu za kila siku. Vile vile, kula samaki hunipofuraa ya kushirikiana na wengine. Mara nyingi napenda kula samaki nikiwa na familia au marafiki. Tunapo kaa pamoja tukila samaki autu kushirikiana hadithi. Uhusiano wetu huimarika. Chakula hiki uleta ukaribu na hufanya muda wa pamoja uwe na thamani zaidi zaidi ya hayo ninapenda kula samaki kwa sababu ni chakula kinachonirudisha katika utamaduni wa asili yetu kwa jamii nyingi samaki ni chakula cha asili kinachohusiana na maisha ya kila siku kula samaki hunikumbusha umuhimu wa kuheshimu mazingira yetu ya maji na kutumia rasilimali kwa njia endelevu. Mwisho kabisa, samaki hunipa hisia ya kuridhika na amani. Bada ya kula samaki mzuri, mimi uhisi ni meshiba vizuri bila uzito mwingi mwilini. Unifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha tayari kuendelea na shuguli zangu za siku.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kuwajibika. Kuwajibika kazini si jambo ndogo wala la kupuuza. Ni msingi wa mafanikio ya mtu binafsi na hata ya sisi kwa ujumla. Ninapo sema kuwajibika namaanishe kuwa na uwadilifu kutimiza majukumu kwa wakati kukubali makosa pale yanapo tokea na kuchukua hatua sahihi kuyarekebisha bila kusingizia wengine. Hili ndilo jukumu ninalo lichukulia kwa uzito mkubwa na kulipa kipau mbele cha kwanza kila siku ni napokuwa kazini. Kwanza kabisa kuwajibika hunisaidia kujijenga kama mtu wa kuaminika. Waajiri wasimamizi na hata wenzangu kazini hujenga imani kubwa kwangu pale wanapo ona kuwa natekeleza majukumu yangu bila kusimamiwa kwa karibu. Ninahakikisha kuwa kazi niliopewa naimaliza kwa wakati kwa ubora unaotakiwa na kwa kufuata taratibu zote za kazi. Hii hunifanya nijisikie fahari kwa kazi yangu na kunipa motisha ya kufanya zaidi. Pili, jukumu la kuwajibika hunijenga kimaadili na kitaaluma. Kazini changamoto hazikosekani, kuna nyakati ambazo mambo hayaendi kama ilivyo pangwa. Katika hali kama hizo, kuchagua kusimama imara na kuwajibika badala ya kukwepa lawama. Ninajifunza kutokana na makosa yangu nachukua maoni ya kunijenga na kuyatumia kuboresha utendaji wangu siku zijazo. Kwa kufanya hivyo, ninakuwa mtu anayekua kila siku katika kazi yake. Tatu, kuwajibika kunachangia sana mazingira mazuri ya kazi. Pale kila mfanyi kazi anapo wajibika, kunakuwa na mshikamano, heshima na ushirikiano mzuri. Mimi hujitahidi kuwa mfano bora kwa wenzangu kwa kuonyesha nidhamu, wazi na kujali matokeo ya kazi ninayofanya. Hii husaidia kupunguza migogoro kazini na kuongeza ufanisi wa timu kwa ujumla. Zaidi ya hayo, napenda jukumu hii kwa sababu hunifanya nijue thamani ya kazi yangu. Ninapowajibika ninaelewa kuwa kila jukumu nililopewa. Lina mchango mkubwa katika kufanikisha malengo ya taasisi. Hii hunipa ari ya kufanya kazi kwa bidi kwa sababu najua matokea ya uzembe yanaweza kuadhiri wengi. Si mimi peke yangu. Kwa upande mwingine, kuwajibika hunifundisha usimamizi mzuri wa muda na rasilimali. Ninapo panga kazi zangu vizuri na kuzingatia vipaumbele. Ninaepuka kuchelewa na kufanya kazi kwa haraka bila mipangilio. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa wa mawazo na kuongeza ubora kwa kazi. Kwa hitimisho, ningependa kusema kuwa jukumu la kuhakikisha nawajibika ipasavyo kazini. Ndilo linalo nipa furaha na kuridhika zaidi. Ni jukumu linalo nijenga kama mfanya kazi bora, raia mwema na mtu mwenye maadili mema katika jamii. Nitaendelea kulidhamini na kulitekeleza kwa moyo wangu wote. Kwa sababu naamini kuwa uwajibikaji ni ufunguo wa mafanikio ya kweli katika maisha ya kazi.

Kwa upande wangu, mimi ninaupenda zaidi mwezi wa Disemba. Kwanza kabisa, ninaupenda mwezi wa Disemba kwasababu ni mwezi wa mwisho wa mwaka. Nikipindi ambacho hunipa fursa ya kutazama nyuma na kutafakari safari yangu ya mwaka mzima. Ninajiuliza nilifanikiwa wapi, nilijifunza nini kutokano na changamoto na ni mambo gani ninayo paswa kuboresha katika mwaka unafuata. Tafakari hii hunisaidia kukua kiakili na kihisia. Na kunipa mwelekeo mpya wa maisha. Pili, Disemba ni mwezi wa mapumziko na utulivu. Baada ya miezi mingi ya kazi, masomo na majukumu mbalimbali. Mwezi huu hunipa nafasi ya kupumzika na kurejsha nguvu. Napenda kutumia muda huu nikiwa na familia na marafiki kushiriki mazungumzo ya furaha kucheka pamoja na kujenga kumbukumbu nzuri. Ukaribu huu hunipa amani ya moyo na kuniimarisha kijamii. Tatu, mwezi wa Disemba unamvuto wa kipekee wa sherehe na furaha. Kuna hewa ya matumaini na bashasha inayotawala kila mahali. Sherehe za mwisho wa mwaka huwakutanisha watu warika na utamaduni mbali mbali na kuimarisha mshikamano katika jamii. Hii hunifanya nijiskia kuwa sehemu ya jamii yenye upendo na mshikamano. Zaidi ya hayo, ninapenda Disemba kwa sababu ni mwezi wa ukarimu na kushirikiana. Ni wakati ambapo watu wengi hufungua mioyo yao kusaidia wengine kushiriki mazungumzo ya furaha kuchekaka pamoja na kujenga kumbukumbu nzuri. Vitendo hivi hunikumbusha umuhimu wa utu, huruma na kuishi kwa ajili ya wengine, si kwa ajili yetu wenyewe tu. Disemba pia ni mwezi wa mipango ya ndoto na ndoto mpya. Wakati huu huja matumaini mapya kuhusu mwaka unaokuja. Ninapanga malengo mapya, kuweka mikakati ya kujiboresha na kujianda kukabiliano na changamoto zijazo kwa moyo dhabiti. Mwezi huu hunifanya nijiskei kuwa na mwanzo mpya hata kabla ya mwaka mpya kuanza rasmi. Vile vile mazingira ya Disemba hunipa furaha ya kipekee. Hali ya hewa manthari ya sherehe na hali ya utulivu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Nimwezi unaonipa nafasi ya kuwa mimi. Kufurahia maisha na kuthamini baraka nilizonazo.

Kwa upande wangu, sera ambayo ninayoona kuwa muhimu zaidi ni sera ya ni sera ya kuwalinda wafanyikazi katika kampuni. Kwanza kabisa, wafanyakazi ndio rasilimali kuu ya kampuni. Majengo, mitambo na teknolojia haviwezi kufanya kazi bila watu wanaovitumia. Ndio maana sera ya kulinda wafanyikazi ni muhimu na ni msingi wa uendeshaji bora wa kampuni. Sera hii inalenga kuhakikisha kuwa kila mfanyakazi anafanya kazi katika mazingira salama, yenye heshima na yasiyo na unyanyasaji wa aina yoyote. Pili, sera ya kulinda wafanyakazi hulinda haki zao za msingi. Haki ya kupata mazingira salama ya kazi, haki ya kulipwa, stahiki kwa kazi wanayofanya, haki ya kupumzika na haki ya kusikilizwa pale wanapokumbana na changamoto kazini. Kupitia sera hii, wafanyakazi hujenga imani kwa kampuni yao na huhisi kuthaminiwa. Jambo linaloniongeza ari na ufanisi wa kazi. Tatu, sera hii husaidia kuzuia ajali na madhara kazini. Kampuni inayowekeza katika usalama wa wafanyakazi, wake huweza kuweka taratibu za usalama, kutoa mafunzo ya mara kwa mara na kuhakikisha kuwa vifaa vinavyotumika kazini ni salama. Hii hupunguza ajali, huokoa maisha na pia hupunguza hasara kwa kampuni. Aidha, sherehe ya kulinda wafanyakazi, huchangia afya ya akili na ustawi wa wafanyakazi. Pale mfanyakazi anapohisi kulindwa na kuheshimiwa, yeye hufanya kazi kwa utulivu na kujiamini. Mazingira yenye sera imara ya kulinda wafanyakazi hupunguza msongo wa mawazo, hofu na migogoro kazini. Na hiyo huongeza mshikamano na ushirikiano miongoni mwa wafanyakazi. Zaidi ya hayo, sera hii huimarisha taswira nzuri ya kampuni katika jamii. Kampuni inayojali wafanyakazi wake huonekana kuwa na maadili mema na uwajibikaji wa kijamii. Hii huvutia wafanyakazi bora. Huongeza uaminifu wa wateja na husaidia kampuni kukua kwa uendelevu. Ni muhimu pia kutambua kuwa sera ya kulinda wafanyakazi si maandishi tu kwenye karatasi. Bali ni lazima itekelezwe kwa vitendo. Uongozi wa kampuni unapaswa kuwa mfano wa kuzingatia sera hizi, kusikiliza wafanyakazi na kuchukua hatua stahiki pale kunapojitokeza ukiukwaji wa haki au usalama.

Ndiyo, ninapenda kuangalia nyota. Kwanza kabisa, kuangalia nyota kunanipa nafasi ya kutafakari na kutulia. Nilipo kuwa mchana nimejaa shughuli, kazi na mawazo mengi. Usiku huwa ni wakati wangu wakuacha bila shinikizo. Kuangalia anga iliojaa nyota kuna nifanya niwe kimya, nikifuatilia mwangaza mdogo wa nyota kila moja iking'aa. Na kupona kimawazo kutokana na changamoto za siku. Ni hisia ya kutulia na kuunganishwa na ulimwengu. Pili, meditation wakati wa kuangalia nyota hunisaidia kujiuliza maswali, muhimu kuhusu maisha yangu. Huu ni muda wangu wa kujitafakari. Kufikiria mambo niliyoyafanya, yale niliyoyapata, na jinsi ninavyo weza kuboresha maisha yangu. Hii hufanya hisia zangu kuwa dhabiti, akili yangu iwe wazi na moyo wangu uwe na amani. Ni kama kufanya safari ndogo ya ndani ya nafsi yangu, nikichunguza malengo, ndoto na dhamani zangu. Tatu, kufikiria huku kunanifundisha uvumilivu na udhabiti. Nyota hazina haraka, hazibadiliki kwa mara moja na zinakaa milele angani ziking'aa. Kwa kuzingatia hili, kutafakari kwangu hujenga tabia ya uvumilivu, hunisaidia kushugulikia changamoto za kila siku kwa utulivu na kuzingatia kila jambo kwa upendo na umakini. Aidha, kutafakari ambako ninafanya chini ya anga iliojaa nyota hunisaidia kuimarisha ustawi wangu wa akili na mwili. Kwa muda huu, napumzika, napunguza msongo wa mawazo na kuondoa hofu au wasiwasi uliojaa siku mzima. Hii hunisaidia kuwa na nguvu ya kiakili na kisaikolojia kwa siku zinazo fuata na kunipa furaha ya ukweli ndani. Zaidi ya hayo, kufikiria chini ya anga lilojaa nyota kunanifanya nihisi kwa kuunganishwa na ulimwengu. Napata mtazamo mpya wa maisha kuelewa kuwa changamoto zangu ni sehemu ya safari kubwa ya kibinadamu. Na kwamba kila hatua ninayopiga ni muhimu. Hisia hii ya unyenyekevu na mtazamo mpana hunifanya niwe na shukrani kwa mambo na kila jambo ambalo linakuja kwangu. Kwa hitimisho ningependa kusema kuwa kuangalia nyota na kufikria, kupitia kutafakari ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu.

Baba yangu ndiye aliyenifundisha jambo muhimu zaidi katika maisha yangu. Kwanza kabisa baba yangu alikuwa mfano bora wa utendaji na nidhamu. Nilipokuwa mdogo aliniambia kuwa kuendesha gari ni muhimu na ni jukumu kubwa si burudani tu. Aliweka masharti ya kuwa tayari kimaadili na kisaikolojia kabla ya kujaribu kuendesha gari. Hii ilinifundisha kuwa ujuzi wowote unaotolewa au unafikiwa lazima uende sambamba na uwajibikaji na kuzingatia usalama. Sio tu kwa mimi, bali pia kwa wengine. Pili, somo hili la kuendesha gari katika umri mdogo lilinifundisha nidhamu ya kibinafsi. Nilijifunza kuwa kile kitendo kinachohusiana na gari kutoka kwa kuangalia retro ya gari, kuwacha break kwa wakati. Kufuata alama za barabara hadi kushirikisha maamuzi ya usalama. Kinahitaji makini uvumiliu na mutiko sahihi. Hii ilinifundisha kuwa maisha yote si tu uendeshaji wa gari yanahitaji nidhamu, umakini na uwajibikaji. Tatu, baba yangu alinifundisha kuwa kujitegemea ni muhimu mapema. Kuendesha gari kunanisaidia kujua kukua najitegemea. Si lazima kusubiri kila wakati mtu kunielekeza. Nimejifunza jinsi ya kufanya maamuzi kwa haraka na kwa busara. Lakini pia nikiweka kipaumbele cha usalama na hekima kwa wengine barabarani somo hili lilinifundisha kuwa katika maisha uwe huru kuamua ni muhimu. Kukua huru kuamua ni muhimu. Lakini kufika sambamba na kuzingatia matokeo ya kila tendo ni muhimu zaidi. Aitha kuanza kujifunza kuendesha gari katika umri mdogo kunanipa nafasi ya kuimarisha kujiamini kwangu. Nilijifunza kuwa kama mtu anapewa muongozo sahihi na ana nidhamu, anaweza kufanya mambo makubwa hata katika umri mdogo. Ujuzi huu huniimarisha kihisia, hunijenga kimaadili na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha kwa amani na ujasiri. Zaidi ya hayo, baba yangu hakuwa anatufundisha tu kuendesha gari, bali pia alitumia masomo ili kufundisha maadili ya maisha. Nilijifunza umuhimu wa uwajibikaji kuzingatia sheria na maadili na kuthamini usalama wa wengine. Nilijifunza kuwa kila kitendo kinaadhiri wangine na kuendesha gari si tofauti. Ni mfano wa jinsi tunavyopaswa kushughulikia maisha kwa makini na busara.

Kwa maoni yangu, sifa muhimu zaidi kwa kiongozi ya yote ni wajibikaji. Kwanza kabisa, kiongozi mzuri ni yule anayajua kuwa kila tendo, lake linaadhiri wengine. Wajibikaji ni msingi wa uongozi bora kwa sababu unahakikisha kwamba kiongozi a nakubali matokeo na maamuzi yake. Si tu kwa manufaa yake bali pia kwa watu ana waongoza. Kila hatua, kila uamuzi na kila ahadi inayotolewa inapaswa kufanyiwa kazi kwa umakini, uwazi na heshima kwa wengine. Wajibikaji ni chombo kinacho tengeneza uwaminifu katika kiongozi na timu ya jamii au shirika. Pili, sifa ya wajibikaji inahusisha kuamua kwa busara na kuwangalifu. Kiongozi anae jali na kuzingatia matokeo ya kila uamuzi anapunguza makosa na matatizo kwa wale anawaongoza. Wajibikaji unamaanisha kuwa kiongozi hawezi kulalamika au kuzungusha lawama pale ambapo jambo limeshindikana. Badala yake anachukua hatua za kurekebisha kujifunza kutokana na makosa yake na kuhakikisha mambo ya nabadilika kwa manufaa ya wengi. Hii ni sifa inayo ongeza heshima, imani na mshikamano, wa timu au jamii. Tatu, wajibikaji huunda mifumo bora ya uongozi. Kiongozi anaye jali, anaye simamia majukumu yake na kuhakiki kila jambo kwa uwazi huweka misingi imara ya maendeleo. Wafanya kazi au wafuasi wanapo jisikia kuwa kiongozi wao ni mwaminifu na mwenye uajibikaji wanapata motisha ya kufanya kazi kwa bidii kushirikiana na kuzingatia maadili mema. Uwajibikaji huunda mfano wa kuiga na kuendeleza utamaduni wa uadilifu na nidhamu katika kilangazi ya uungozi. Haidha, uwajibikaji ni muhimu kwa kuimarisha usiano na kuunda imani. Watu hufuata kiongozi wanae onyesha wajibikaji kwa sababu wanajua kuwa maamuzi yake hayapo kwa hila au kupendeza binafsi bali kwa mahunufaa ya wote. Wajibikaji hufanya kiongozi au kielelezo, heshima, uwazi na uaminifu na kuunda mazingira ya mshikamano amani na maendeleo ya pamoja. Zaidi ya hayo, kiongozi mwenye wajibikaji hufundisha kujifunza na kujiboresha kila siku. Kila hatua ni fursa ya kujifunza kutokana na mafanikio na changamoto. Hii inasaidia siyo tu kiongozi bali pia timu yake au jamii yake kupata muongozo sahihi. Ufahamu wa hali halisi na maendeleo endelevu wajibikaji ufanya uongozi kuwa wakudumu na wenye adhari chanya kwa muda mrefu.

Mimi hujihisi jasiri na mkakamavu katika mawasilisho. Kila wakati ninapo kabiliana na wasilisho, mimi hujisikia jasiri wa ndani ambao na ujasiri huu unaniwezeshe kuenza kwa nguvu. Ujasiri huu si tu kwamba ninaweza kuzungumza mbele ya watu, bali pia unaonyesha kwamba nina imani na ninacho kizungumza mbele ya watu najua kuwa maneno yangu yanaweza kuathiri wengine kuhamasisha au hata kuleta mabadiliko chanya. Hii inaniimarisha kuzingatia kwa makini bila nukta inayosema kuhakikisha ni wazi na yenye maana. Lakini ujasiri pekee hautoshi. Ni lazima pia niwe mkakamavu. Yani nisishuke moyo hata pale mambo yanapokuwa magumu ukakamavu wangu unaonekana hasa wakati nakabiliana na changamoto kama vile kuulizwa maswali magumu au kuonyeshwa hisia za kutokuelewa. Badala ya kuogopa au kuchanganyikiwa ninajitahidi kukabiliana na hali hizo kwa niwezavyo. Ukakamavu huu ni msingi wa kuaminika mbele ya hadhira na huonyesha heshima kwa mawazo ya pia, hisia zangu za ujasiri na ukakamavu huchangia kuunda mazingira ya mawasiliano ya heshima. Hadi ya mazungumzo ya huru na uhakika kusababisha wengine kujisikia huru, kushirikiana, kuuliza maswali na kutoa maoni yao. Hii ni muhimu sana kwani wasilisho mzuri si wasilisho unaojumuisha mtu mmoja bali ule unaoshirikisha hadhira yote. Ninaamini kila mmoja wetu anaweza kukuza ujasiri na ukakamavu wake kupitia mawasilisho. Kwa mimi ni mchakato unaohitaji maandalizi kujua unachosema na kuamini uwezo wako binafsi. Kila wasilisho ni fursa ya kujifunza, kujiboresha na kuimarisha uwezo wako wa kuadhiri wengine kwa njia chanya. Kwa kumalizia, ninapowasilisha mawazo yangu najisikia imara na mwenye hakika.

Mimi huyafanya mambo kadhaa ili kupunguza matumizi ya plastiki. Kwanza kabisa ninapendelea kuchukua mifuko ya kisasa inayaweza kutumika mara mbili badala ya kutumia mifuko ya plastiki ya mara moja. Nilipoenda dukani badala ya kuchukua mifuko ya plastiki ninachukua mifuko wangu wa kitamba. Hili linaonekana kama jambo dogo lakini linasaidia kupunguza idadi ya mifuko ya plastiki inayotumika kila siku. Kila mfuko unatumika mara moja ni mzigo kwa mazingira na kila hatuwa ndogo ya kuepuka plastiki ni hatua ya kuelekea mazingira safi. Pili, ninapendelea vifaa vinavyoweze kurudiwa au biodegradables. Kwa mfano, kwenye sherehe au wakati wakunywa kinywaji, ninatumia vikombe vya chuma au glasi badala ya plastiki. Hii ninjia nzuri ya kupunguza taka za plastiki zinazoweza kuchafua ardhi, mito na hata bahari. Nimejifunza kwamba kila kitu kidogo kinacho badilishwa kinaweza kuwa na athari kubwa kwa muda mrefu. Tatu, nina himizana na familia marafiki na majirani zangu kutumia bidhaa zenye uwiano na mazingira. Kwa mfano, tunapo kuwa dukani, tunachaguwa bidhaa zenye pakiti za karatasi badala ya plastiki. Au bidhaa zenye uwezo wakurudisha kupitia hatua hizi, tunachangia situ kulinda mazingira bali pia kuhamasisha wengine kufanya vivyo hivyo. Ni muhimu kushirikiana ili mabadiliko yawe na nguvu. Pia, ninafanya jitiada ya kupunguza ununuzi wa bidhaa zisizo za lazima ambazo zina plastiki nyingi. Badala yake, ninajaribu kutumia vitu ya kawaida au kununua bidhazi nazo hifadhiwa kwanjia endelevu. Kufanya hivi, sipati tu furaha kwa bidhaza muda mfupi, bali pia ninahifadhi mazingira yangu na kuwanyesha waijibikaji wakijamii. Hatimaye, ninajitahidi kusafisha maeneo yanayazunguka pale ni napoona plastiki ime zima achiliwa na zinaweza kuadhiri mazingira. Wakati mwingine, nikitembea kando ya mto au bustani na pigia hatuwa ndogo kwa kuchukua plastiki ambazo zinge zinge waadhiri, wanyama waporini na kuzuia uchafuzi wa mazingira. Hii ni ishara kwa mba kila mtu wanaweza kuchangia bila kujali ni kidogo kiasigiani. Kukumalizia, kupunguza plastiki ni jukumu la kila mmoja wetu. Hatuwa ndogo ndogo zinaweza kukua na matokeo, mema badae. Na zinaweza kusaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira kwa bidhaa za plastiki.

Ndio, ninayapenda maua, hasa maua ya waridi. Kwanza, napenda waridi kwa sababu uzuri wake ni wa kipekee na wa kuvutia. Rangi zake kama nyekundu, waridi, nyeupe au rangi za mchanganyiko, zinanipa furaha kubwa. Kila rangi ina hadithi yake, kila harufu ina hisia yake. Waridi nyekundu kwa mfano, hufikisha ujumbe wa upendo na shauku. Wakati waridi nyeupe inaleta amani na upole. Kila waridi ninapoona, ninajisikia kuwa dunia ni mahali pazuri na penye furaha. Pili, napenda waridi kwa sababu linawakilisha hisia na maadili mazuri. Kwa muda mrefu, waridi limekua ishara ya upendo, shukrani na heshima. Napenda kutoa waridi kwa marafiki. Familia au hata kuweka kwenye nafasi yangu ya kukaa. Kwani linanipa njia ya kuonyesha upendo wangu na shukrani yangu kwa wengine bila maneno mengi. Waridi ni mfano wa jinsi hisia zetu zinawaza kuonyeshwa kwa njia ya asili, na ya kipekee. Tatu, napenda maua kwa sababu yananipa utulivu na furaha. Wakati nakaa kando ya bustani au tunda lililokuzwa waridi, najisikia mbali na shinikizo la kila siku. Waridi hufanya kila eneo kukua la kuvutia. Likinifanya nishike pumzi, nishike uzuri wa maisha, na mambo mengine mema. Hii ni sehemu ya kujipumzisha, kuunganishwa na asili na kujifunza kuthamini vitu vidogo ambavyo vinaweza kuleta furaha kubwa. Aidha, napenda waridi kwa sababu ninajifunza kutoka kwa sababu ya uvumilivu na ukuaji. Waridi hubadilika polepole, huanza kama punja ndogo, mazuri yanahitaji muda. Kisha kuibuka kwa sura nzuri na harufu nzuri hii inanifunza kuwa mambo mazuri yanahitaji muda, uvumilivu na matendo thabiti. Kila waridi unao uona au unotunza, unakukumbusha kuwa maisha yana thamani. Na ili kupata thamani hio lazima ichukue muda na jitihada. Hatimaye, napenda waridi kwa sababu linanifanya nijisikie kuwa na ubunifu. Napenda mbinu za kupanda, kutunza na kuandaa maua haya. Kuangalia waridi wakikua na kuibuka kunanipa hisia za furaha na kuridhika. Ni kama kuwa na rafiki wa pekee ambaye hutoa furaha bila kuomba chochote cha maana.

Hali ya hewa leo ni jua na joto jingi. Joto leo ni jingi sana na hisia zake zinaenea kwa kila mtu. Hali hii ni ya hii ya joto inatupa hisia ya ushawishi wa jua. Ikitupeleka karibu na asili na kutufanya tudhamini nguvu za mwanga. Na joto ambalo dunia inatupa kila siku bila malipo yoyote ni joto ambalo linatufanya tuwe waangalifu zaidi katika kutumia maji. Kuzuia mwili kutatizika na kuhakikisha tunapata sehemu ya kivuli au sehemu tulia na upepo ili kupunguza usumbufu. Hali ya hewa yenye jua na joto hili pia inatupa fursa ya kutimiza shughuli za nje. Watoto wanaweza kucheza familia zinaweza kufanya matembezi ya kupendeza. Na wajirisi wajasiriamali wanaweza kutimiza kazi zao za nje kwa urahisi. Lakini pia hali hii inatufundisha umuhimu wa uangalifu. Jua lina nguvu na kama hatutajali, linaweza kutuchosha, kutatiza afya au hata kuharibu mimea tuliyo panda. Kwa hivyo, ni muhimu tuwe na tahadhari, kunywa maji ya kutosha na kuvaa nguo nyepesi na kutumia vipodozi vya kujikinga na jua. Pia ni muhimu kutambua kwamba hali ya jua na joto ni alama ya mabadiliko ya asili yanayopaswa kudhaminiwa. Kila jua linatufundisha umuhimu wa kuishi kwa uwiano na mazingira yetu. Hali hii ya joto kubwa inatukumbusha kuzingatia mimea na wanyama wanaohitaji maji na kivuli na kutufundisha jinsi ya kulinda mazingira yetu ili kila mtu na vizazi vijavyo waweze kufurahia jua kama hili. Kwa hivyo, leo tunashuhudia hali ya hewa yenye furaha, yenye joto na mwangaza, hali ambayo inatufanya tuwe na furaha kuzingatia afya zetu na pia kuthamini uzuri na dunia yetu. Tuwe makini tutunze afya zetu na tufurahie mwangaza wa jua leo kwa sababu kila kipande cha jua ni zawadi kutoka kwa asili ikituamsha na kutufanya tuwe na shauku ya kuishi kikamilifu.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi uakikisha kuwa nipo makini zaidi ili nisiwezi kufanya makosa ambayo yanaweza kuepukika. Kwanza kabisa, mimi huwakikisha kuwa niko makini zaidi wakati wa msongo. Hii ina maana kwamba linapo kuwa na kazi nyingi au zenye changamoto, sijiruhusu kuanza haraka bila mpangilio, badala yake napumzika kwa sekunda chache, napanga hatua zangu na kuangalia kila jambo kwa umakini. Kwa kufanya hivyo, ninaondoa uwezekano wa kufanya makosa kwa sababu akili yangu inakua wazi na imejipanga kikamilifu kushugulikia kila kipengele cha kazi. Pili, mimi huwa na mbinu za kupanga kipaumbele. Sijaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja, badala yake, ninaweka kazi kwa umuimu wake na tharura yake. Kila jambo linapewa muda maalum na rasilimali zinazo itajika. Kuhakikisha kwamba kila kazi inatimizwa kwa ubora wa hali ya juu bila kubeba msongo usio hitajika. Kwa njia hii, ninapunguza msongo na nikiwa na amani ya akili ambayo ni muhimu sana ili kuepuka makosa. Aitha, mimi uhakikisha kuwa ninandelea kuwa mtulivu hata wakati msongo unapanda. Hii ni muhimu sana kwa sababu msongo mara nyingi unaleta haraka na hisia zisizo thibitiwa ambazo zinaweza kusababisha maamuzi ya haraka yasiyo sahihi. Kwa hivyo ninachukua hatua ya kupumzika kidogo kuzingatia ninacho kifanya na kuendelea kwa uwiano na akili tulivu. Utulivu huu unisaidia kufanja kazi kwa umakini, kuepuka makosa na kuendelea kuwa na tija hata katika wakati mgumu zaidi. Mbali na hayo, mimi huakikisha nimejifunza kutokana na kila changamoto. Kila wakati msongo unapotokea mimi uangalia kile kilicho sababisha hali hio na kujaribu mbinu mpya za kushughulikia hali kama hio baadaye. Kwa njia hii, msongo wa kazi unakua fursa ya kujifunza, kuboreshe utendaji na kuwa bora zaidi katika kila jambo ninalofanya. Kwa hakika, msongo wa kazi ni sehemu ya maisha ya kila siku, lakini jinzi tunavyo shugulikia nalo, ndilo linalo unda tofauti kati ya mafanikio na matatizo. Kwa umakini, kupanga kipaumbele, utulivu na kujifunza kutokana na changamoto, msongo wa kazi unaweza kushugulikiwa kwa hekima na kwa tija kubwa. Kufanya hivyo mimi uhakikisha kwamba kila kazi inafanywa kwa ubora kila jukumu linatimizwa kikamilifu na hatimaye ninakua na amani ya akili na furaha ya kufanya kazi vizuri.

Kwa maoni yangu, mimi napendelea sketi badala ya suruali. Kwanza kabisa, ninaipenda sketi kwa sababu sketi humpa mtu uhuru wa mwendo. Sketi hutoa urahisi mkubwa wa kukimbia, kutembea au hata kuketi bila kizuizi chochote. Mtu akiwa na sketi, mwili wake unahisi huru zaidi na anaweza kufanya shughuli za kila siku kwa urahisi wa kipekee. Kwa upande mwingine, suruali mara nyingi huguza au kushikilia sehemu fulani za mwili. Jambo linoweza kuwa na kizuizi kidogo katika mulwendo wa mtu. Sketi hutoa hisia ya uhuru, yenye raha na mvuto wa kiasili. Pili, sketi ni mtindo wa kipekee na wa kuvutia. Nikipenda kuzingatia mtindo na mwonekano ninapendelea sketi zaidi ya suruali. Sketi hutoa nafasi ya ubunifu katika kuchagua rangi, mtindo na urefu. Nimegundua kwamba sketi inaweza kuwa ya heshima, ya michezo au ya starehe kulingana na tukio. Kwa hivyo, sketi inaruhusu inaniruhusu kuonyesha utu wangu ladha yangu na heshima yangu kwa mazingira niliyopo. Suruali ingawa ni ya kawaida na rahisi haiwezi kuleta aina hiyo ya mvuto wa kipekee wa mtindo kama sketi aidha, ninapenda sketi kwa sababu jina inampa mtu hisia ya wepesi na furaha. Mwendo wa sketi unaonekana wa kirafiki na wa kupendeza na mara nyingi unahusiana na hisia za furaha. Una urahisi na uhuru. Kila mara mtu anapovaa sketi hisia hii inakamilika. Hisia yake inakamilika na anaanza siku yake kwa msisimko na shauku. Sketi inamkumbusha mtu kwamba hata katika mambo madogo anaweza kupata furaha na kutabasamu. Mbali na haya, sketi pia hutoa urahisi katika hali ya joto. Katika siku za jua, kali, sketi ni chaguo lenye ufanisi kwani hutoa hewa mwilini na kupunguza joto. Suruali mara nyingi huguza ngozi kwa karibu, jambo linaloweza kufanya mwili kuhisi joto zaidi. Hivyo basi, sketi si mtindo tu. Bali pia ni chaguo la busara katika kuzingatia afya na hisia za mtu.

Mimi huwatia wenzangu moyo kwa njia mbalimbali. Kwanza kabisa, ninapowatia moyo wenzangu nawahimiza waamini kwenye uwezo wao. Mara nyingi changamoto zinatupeleka kushuku uwezo wetu na kufanikisha katika kufanikisha jambo fulani. Mimi huwa makini kuhakikisha kuwa kila wakati ninapo wazungumza. Ninapo wazungumzia, ninawapa maneno ya matumaini nikibaini nguvu na uwezo walionayo. Maneno haya ya kutia moyo, uwasaidia wenzangu kuona kuwa wanavyoweza na hivyo kuondoa hofu au mashaka yanayoweza kuwazuia. Pili, ninapowatia moyo wenzangu nawapa mfano wa subira na utulivu. Wakati mwingine changamoto zinaweza kuwachanganya au kuwafanya, wahisi wasijue cha kufanya. Mimi huwa mtulivu nikionyesha jinsi ya kushugulikia hali kwa busara na kwa maneno rahisi ya faraja na mwongozo. Hii inawaonyesha wenzangu kuwa hata changamoto kubwa inaweza kushughulikiwa kwa utulivu, uvumilivu na akili yenye busara. Aidha, ninapowatia moyo wenzangu, ninawahimiza kushirikiana na kuungana na nawaambia kuwa kila mmoja wetu ana nafasi ya kuchangia na kwamba mshikamano kushirikiana na msaada wa kila mmoja huunda nguvu isiyo na kipimo. Hii inawaonyesha wenzangu kuwa hawana budi kushirikiana badala ya kuhisi peke yao na kwamba msaada kwa pamoja unaweza kufanikisha jambo ambalo mtu mmoja hawezi. Mbali na hayo, mimi huwa makini kuhakikisha kuwa maneno yangu ya moyo hayaji tu kwa maneno bali pia kwa matendo. Kuwa tayari kusaidia kushirikiana kwa dhati au kutoa mwongozo pale inapohitajika ni njia nyingine ya kuwawezesha wenzangu ku hisi kuwa wanathaminiwa na kuungwa mkono. Maneno bila matendo mara nyingine hayatoshi. Hivyo, mimi hujizatiti kuhakikisha kuwa wenzangu wanahisi kutia moyo kweli na kwa vitendo. Kwa hakika, kutia moyo wenzangu ni jambo la dhamani kubwa. Si tu, kuwasaidia kushughulikia changamoto bali pia kuwafanya kunifanya mimi nijisikie furaha kuridhika na kuwa na maana ya kuwa na uhusiano mzuri na wenzangu. Kila neno, kila mshiko wa mkono, kila mwongozo wa busara uchangia kuunda mazingira mazuri ya kushirikiana kudhaminiwa na kuendeleza mshikamano wa kweli. Kwa kumalizia napenda kusisitiza kwamba kutia moyo wenzangu ni zawadi kwao na kwangu pia.

Mimi hutumia muda wangu wabure katika mambo ambayo yananiboresha na kunifanya kuwa bora zaidi kuliko hapo awali. Moja ya njia ninazopenda kutumia kwa muda wangu wa bure ni kujifunza katika mambo mapya. Hivi sasa nimeelekeza jitihada zangu katika kujifunza lugha ya kifaransa. Lugha ni daraja la mawasiliano na ni njia ya kuelewa tamaduni tofauti. Na kwa hivyo, kujifunza kifaransa kunanipa fursa ya kupanua mtazamo wangu wa dunia. Kwa kutumia programu ya duolingo, mimi hujifundisha maneno mapya. Misemo na kanuni za lugha hiyo kila siku. Nimegundua kuwa kujifunza lugha sio tu kuhusu kukumbuka maneno, bali pia ni safari ya kuelewa jinsi watu wengine wanavyofikiri, wanavyosema na wanavyounga mkono utamaduni wao kupitia maneno. Muda wangu wa bure pia uhusisha kufanya mazoezi ya akili. Ninapokuwa nikijifunza kifaransa, mara nyingi ninaandika sentensi ya zangu mwenyewe, kuzungumza na marafiki au hata kujaribu kuelezea wazo fulani kwa kutumia lugha hiyo. Hii inasaidia akili yangu kuwa makini, inapanua uwezo wangu wa kukumbuka na kunifanya niwe na nidhamu ya kujifunza kwa muda mrefu bila kuchoka. Ni furaha yangu kubwa kukuwa na maendeleo madogo madogo ambayo hufanya kujifunza kuwa jambo lenye kuridhisha mbali na kujifunza naweka muda wangu wa bure katika kusoma vitabu au makala ambazo zinanipa maarifa mapya. Hii ni njia nyingine ya kuendeleza akili yangu na kunisaidia kuelewa mambo mapya kutoka kwa watu wengine. Kuunganisha elimu na burudani ni jambo linalonifanya niwe na furaha na kuendelea kuwa na shauku ya kujifunza. Kwa hakika, ninapopata muda wangu wa bure naona ni muhimu pia kupumzika na kujipatia wakati wa kufikiria mambo ya maisha yangu. Hii inasaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kupanga malengo yangu ya siku zijazo. Kwa hivyo, hata wakati nikipumzika, bado ninafanya hivyo kwa njia yenye manufaa kwa kuhakikisha kwamba akili yangu inabaki makini na moyo wangu unakuwa kwa njia chanya.

Wakati nipo nje ya nyumba, ninapenda kula nikiwa kwenye veranda. Kwanza kabisa, veranda inanikutanisha na mazingira ya nje. Nikikaa kwenye veranda najisikia ni sehemu ya ulimwengu nikitazama miti, ndege, na anga ya bluu. Hii inanikumbushe uzuri wa maisha na kunifanya nisahau uchovu wa siku mzima. Hali ya hewa, upepo wa asubuhi au jioni na harufu ya maua au udongo, vyote vinanifanya nijisikie kuwa nipo huru na salama. Veranda ni mahali ambapo akili yangu inaweza kupumzika na moyo wangu kujaa amani. Pili, veranda ni mahali pa kuungana na familia na marafiki. Mara nyingi nikipumzika kwenye veranda nashirikiana na wale niliopo nao. Kukila chakula kidogo kuzungumza au kunywa chai. Hii inanifanya nisahau haraka mambo ya kushughulika na kazi au shule na kunijalia furaha ya ukweli ya familia na urafiki. Veranda ni kama daraja la kuunganisha maisha ya ndani, ya nyumba na uhusiano na wengine. Aitha, veranda ni mahali pazuri pa kutafakari na kupanga maisha. Nikilala au kukalia kukaa kwa kimya kwenye veranda napata nafasi ya kufikiria malengo yangu. Mipango ya siku zijazo na hatua zinazo ninazopaswa kuchukua ili kufanikisha ndoto zangu. Hii inafanya veranda kuwa mahali sio tu pa kupumzika kimwili, bali pia pa kupumzika kisaikolojia na kiroho. Zaidi ya hayo, veranda inatoa burudani ya kuona mabadiliko ya asili. Kutazama jua likizama au kupanda, mvua ikinyesha au upepo, ukipiga kwenye majani vyote vinanifanya nijisikie kama sehemu ya makubwa zaidi. Ni hisia ya kuwa na uwepo, kuwa huru na kushirikiana na uzuri wa dunia. Kwa kifupi, veranda ya nyumba ni mahali ninahapopenda zaidi wakati ninakula.

Kwa upande wangu, chakula ni nacho kipenda zaidi ni pilau. Napenda kula pilau katika hoteli itwayo wapambe. Mahali ambapo ladha ya pilau ni ya kipekee na ya kipekee sana. Mara ya kwanza nilipo jaribu pilau hii ilikuwa katika sherehe ya shule. Wakati rafiki yangu wa pwani alinioyesha jinsi pilau hii ilivyo tamu na yenye ladha nzuri. Nilipo kuwa nikila pilau hiyo mara ya kwanza, hisia zangu zilijaa furaha na mshangao. Siwezi kusahau ladha ya kipekee, harufu nzuri na mchanganyiko wa viungo ulio pamba kila kipande cha pilau. Hapo ndipo nilipo anza kupenda pilau kwa dhati. Kwa kweli, kila wakati ninapo kula pilau wa pambe, ninajisikia furaha ya kipekee. Harufu ya pilau hubeba kumbukumbu za furaha ya familia, marafiki na sherehe zetu. Kila kijiko cha pilau kinasababisha, ladha ya mchuzi, nyama na viungo kuchanganyika kwa ustadi na kufanya kila kipande kuwa kitamu na cha kukithi hamu. Ni chakula kinacho fanya siku ya kawaida kuwa maalum na siku ya sherehe kuwa ya kipekee zaidi. Mara ya mwisho nilikula pilau hii ilikuwa wiki jana. Na kama ilivyo kuwa mara ya kwanza, hisia zangu zilijaa furaha na shukurani. Kula pilau hii kunanifanya ni sahau uchovu wa kazi au shule, kunijalia nguvu na furaha na kunikumbusha umuhimu wa kusherehekea maisha. Niladha ambayo haiwezi kuelezewa kwa maneno tu ni hisia ya ndani inayafikia moyo na akili zangu. Aitha, pilau si tu chakula cha furaha, bali pia ni chakula kinacho ongeza urafiki na mshikamano. Mara nyingi kushirikiana pilau na familia, marafiki au hata wenzangu wa shule, kuna leta watu tofauti pamoja. Kwa hivyo, kila wakati ninapo kula pilau, ninajisikia furaha, shukrani na amani kwa ndani. Ni chakula kinacho nipa nguvu, furaha na kumbukumbu nzuri. Pilau sio tu chakula cha kawida, ni uzoefu wa ladha, hisia na kumbukumbu kwa hivyo, kila kipande kinanifanya ni sahau uchovu na kuanza tena kwa moyo safi kwa kifupi, pilau ni chakula cha kipekee katika maisha yangu. Chakula kinacho fanya ni sherehekee maisha yangu ya kila siku, kukumbuka furaha ya sherehe za shule, ni kushirikiana ladha na wale ni nao wapenda. Hoteli ya wapambe na pilau yake ni sehemu ya kumbukumbu zangu nzuri na kila kijiko ninacho kula kinanifanya nijiskie nina furaha ya kipekee.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya urusi. Kwanza kabisa ninavutiwa na mandhari ya asili ya urusi. Kutoka kwenye milima ya Urals hadi misitu mikubwa kama Siberia. Na kutoka kwenye maziwa makubwa hadi mito yenye mvuto. Kila sehemu ya urusi ina kitu cha kipekee cha kuona. Hii inanikumbusha uzuri wa dunia na kunifanya niwe na shauku ya kuona na kugundua sehemu izi kwa macho yangu. Kuona theluji za Siberia Au milima yenye maporomoko ya maji ni ndoto ambayo ningependa kuthibitisha kibinafsi. Pili, historia na utamaduni wa urusi pia ni jambo linalonivutia sana Urusi ina historia ndefu ya kifalme, enzi za kifaranza na kirusi na pia mapumbano ya kisiasa na kijamii yaliyoadhiri dunia. Miji kama Mosko na St. Petersburg ni milango ya historia hii Kremlin, Red Square na Cathedral ya St. Basil ni bahathi ya alama zinazo onyesha utamaduni na historia ya kipekee ya urusi. Kupitia utalii ningepata nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu historia hii ndefu na kuelewa jamii ya urusi kwa undani aitha, ninavutiwa sana na sanaa ya utamaduni na utamaduni wa kisasa wa urusi. Kuanzia kwenye opera, baleti na muziki wa kitaifa hadi kwenye sanaa za kisasa na maandamano ya kibutamaduni, urusi ina utajiri wa kipekee wa burudani. Ningependa kuhudhuria baleti ya swan, lake au opera katika jiji la mosko ili nijione nijionee jinsi sanaa ilivyo unganisha, historia, hisia na ubunifu wa kipekee zaidi ya hayo urusi pia ni nchi yenye chakula cha kipekee. Kutoka kwenye bosht, pelmeni, hadi kwenye blini. Kila chakula ni sehemu ya utamaduni na historia. Kutembelea hurusi kutanipa fursa ya kuonja ladha hizi za kipekee ambazo zinachanganya historia eneo na ustadi wa kupika hii ni njia nyingine ya kuunganishwa na jamii ya urusi kwa njia ya kipekee. Kwa kifupi, urusi ni nchi ambayo ningependa kutembelea kwa sababu inaunganisha maandhari ya ajabu, historia ndefu, utamaduni wa kipekee sanaa na ladha za kipekee. Kutembelea urusi kungekua ndoto yangu ya kweli nafasi ya kugundua, kujifunza na kufraia uzuri wa dunia ningepende kuona miji yake mikubwa, misitu yake ya ajabu na kushirikiana na watu wake ili kupata uzoefu wa kipekee, wa maisha na utamaduni.

Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni kucheza gitaa. Kwanza, gitaa ni chombo kinachonifurahisha kihisia. Sauti za mnyororo, noti za midundo, na jinsi mikono inavyogusa kamba, hubeba hisia zinazoweza kuguza moyo wa mtu. Nikijifunza gitaa najisikia ninaweza kueleza furaha huzuni au matumaini yangu bila maneno mengi. Nikama lugha ya ndani ambayo ni kipekee ni ya kipekee kwangu, inanifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pili, kujifunza gitaa ni njia ya kuendeleza ubunifu wangu. Kupitia gitaa, mtu anaweza kuunda wimbo wake, mchanganyiko wa midundo na hata kuimba pamoja na ala hii. Ni sanaa inayohusisha akili, mwili na moyo. Kujifunza gitaa kunanipa nafasi ya kuunda muziki wangu mwenyewe na kushirikisha hisia zangu na wengine kwa njia ya kipekee. Either, gitaa ni chombo kinachoweza kuunganisha watu. Wakati wa muziki wa pamoja, wimbo mmoja unaweza, unganisha marafiki, familia au hata wenzangu, shuleni au kazini. Ningependa kujifunza gitaa ili niweze kushirikisha na kushirikiana na wengine, kuimba wimbo pamoja na kuunda kumbukumbu nzuri. Ni njia ya kushirikiana, furaha, mshikamano na mshangao wa muziki. Zaidi ya yote, kujifunza gitaa kunanifanya niwe na ujuzi, wa kipekee na kujitambua. Kujifunza mikono ya kushika kamba, midundo na rithimu, kunahitaji umakini, subira na mazoezi ya kila siku. Hii ni fursa ya kukuza nidhamu, binafsi, uvumilivu na kujitahidi kuwa bora. Ni jambo ambalo linanifanya niwe makini, lakini pia kufurahia kila hatua ninapo fanikisha wimbo mdogo. Kwa kifupi, kujifunza gitaa ni ndoto yangu ya kipekee. Ni njia ya kueleza hisia zangu, kuunda muziki wa kipekee, kuunganisha watu na kukuza ujuzi wangu binafsi. Gitaa ni zaidi ya chombo cha muziki. Ni rafiki, mwalimu na rafiki wa furaha. Kujifunza gitaa kunanifanya, nijisikie furaha, mshikamano na kujitambua zaidi.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni kumbukumbu ya siku ambayo nilienda kutahiriwa. Siku hiyo nilifika kutahiriwa na moyo wangu ulikuwa umejaa shauku na furaha. Nilijua kuwa ilikuwa sherehe maalum lakini bado sikuwa tayari kwa uzuri wote ulio kuwa unanikaribia. Mandhari ya kutahiriwa yalikuwa ya kushangaza. Mapambo ya rangi, nyimbo za kucheza na chakula kilicho pangwa kwa uangalifu. Kila kitu kilinifanya nijisikie muhimu na furaha yangu ikawa isiwe ya kifani. Aidha, siku hiyo ya kutahiriwa nilikuwa na marafiki wangu, familia na wapenzi wa karibu. Watu wote walio kuwa pale walinifurahia, wakanipa furaha na mshangao. Nilicheka nikacheza na kushiriki katika michezo mbalimbali ilio pangwa kwa ajili ya watoto. Hii ilikuwa fursa ya kuoana jinsi urafiki na upendo wa familia unavyoweza kuhimarisha furaha ya mtu mdogo kama mimi. Kila kipengele cha siku hiyo kilikuwa na kumbukumbu nzuri. Chakula kilicho kuwa pale kilikuwa kizuri sana. Lakini jambo ambalo lilinivutia zaidi ni kusherehekea na kushirikiana na wengine. Nilijifunza furaha ya kushirikiana, kucheka pamoja na kuunda kumbukumbu nzuri zinazogusa mioyo ya kila mmoja. Hii ilikuwa somo la dhamani kwangu. Furaha ya kweli inapatikana siyo tu kwa kupata bali pia kwa kushirikisha wengine. Zaidi ya yote, siku hiyo ya kutahiriwa ilikuwa kumbukumbu ya maisha. Nilijua kwa wakati huo kwamba siku hii ni ya kipekee, na licha ya kuwa bado mdogo, nitaihifadhi ndani ya moyo wangu daima. Furaha mshangao na upendo nilio upata siku hiyo vilinifanya nijisikiae maalum na kuanza kufurahia kazi. Uzuri wa maisha na kazi ya. Wale walio andaa siku hiyo kwa kifupi, siku nilioenda kutahiriwa ni moja ya kumbukumbu zangu nzuri kutoka utotoni. Ni siku iliyo nijaza furaha, mshangao na upendo na hadi leo bado napenda kufikiria jinsi nilivyosherehekea na kufurahia wakati huu kumbukumbu hii ni ya kipekee, ilinifundisha furaha, urafiki na dhamani ya kushirikiana na wengine.

Kumbukumbu niliyo naya ya kutisha ni siku ambayo nilihusika katika ajali ya barabarani ilio sababisha mauti ya watu wanne. Siku hiyo nilipo jisikia nilikuwa katika safari kwenye basi na sikuweze kudhani kuwa matukio ya takuwa mabaya kiasi icho. Tulipo kuwa tunapita barabarani, tukio lilitokea gafla na kwa haraka. Basi lilipata ajali na maisha ya watu wanne yalipotea mara moja. Hili lilinivunja moyo na kuleta huzuni isiyo elezeka. Nili jisikia mshangao, kutishiwa na aibu na kwa muda nili hisi kutokua na uwezo wowote wa kwathiri matukio yalio tokea. Hata hivyo, kumbukumbu hi si tu ya huzuni bali pia ni somo la maisha. Nili jifunza kuwa maisha ni mafupi na ya naweza kubadilika gafla. Tukio hilo lilinifundisha umuimu wa kua makini barabarani, kudhamini maisha ya kila mtu na kuzingatia usalama katika kila hatua ya maisha. Hii ni somo ambalo haliwezi kupuuzwa kwani maisha ya wengine hayapatikani tena mara baada ya ajali kama hiyo zaidi ya yote tukio hili lilinifundisha heshima na huruma kwa wengine niliona familia zilizopoteza wapendwa wao na huzuni yao ilinifanya ni jihisi vibaya na na kutamani ikiwa vitendo kama hivyo havinge tendeka. Kumbu kumbu ya kutisha kama hii ni ngumu, lakini pia ni ya dhamani. Inanikumbusha kuwa kila siku ni zawadi. Na kwamba hatuwezi kudhani ni lini maisha yetu au ya wengine ya takua hatarini. Nikumbu kumbu ambayo inaleta tahadhari, heshima na kutafakari juu ya maisha yangu na yale ya wengine. Kwa kifupi, ajali ya barabarani ambayo nilihusika ni kumbukumbu ya kutisha, lakini yenye mafundisho ya maisha ni kumbukumbu ya uzuni na tahathari na ya kutafakari. Ingawa ilikuwa ni tukio la kutisha sana. Limebaki kuwa somo la kudumu, kudhamini maisha, kuwa makini barabarani na kuonyesha huruma na heshima kwa wengine.

Mimi hufanya mazoezi kila siku kwa kukimbia na kufanya press-ups. Kwanza kukimbia nisehemu ya msingi ya mazoezi yangu. Nikikimbia na jisikia nimerahisishiwa na hewa yangu huwa safi jioni na mwili wangu unapata nguvu mpya. Hatua kwa hatua moyo wangu unazidi kuwa imara na muendo wa mwili unanisaidia kuondoa uchovu wa kila siku na siku mzima, kukimbia si tu kwa kunisaidia kimwili bali pia kunisaidia kisaikolojia, kimawazo na akili yangu inapata utulivu. Pili, Prez-ups nisehemu nyingine muhimu ya mazoezi yangu. Kufanya Prez-ups kunanisaidia kuimarisha misuli ya mkono, kifua na mapaja. Kila kipigo cha Prez-up ni hatua ya kujijenga na kujitahidi na ya kuthibitisha kukua jitihada ki ndogo zinaweza kuleta matokeo makubwa. Prez-ups pia ni njia ya kukuza nidhamu binafsi kwani zinahitaji udhabiti na umakini kila siku. Shuguli hizi za mazoezi hufanywa kila jioni wakati mwili unahitaji kupumzika baada ya shuguli za siku mzima. Hii ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku na ni wakati ambapo najisikia nimeridhika na nimejiboresha. Bada ya mazoezi, mwili wangu unajisikia wenye nguvu akili yangu inakua makini zaidi na mwili wangu unajaa furaha. Ni hisia ya utimamu na mafanikio kidogo ambayo hufanya kila jioni kuwa maalumu na yenye dhamani. Aidha, mazoezi ya kila siku si tu ya burudani bali ni njia ya kuendeleza afya ya mwili na akili, kukaa mwili mwili wangu hukaa ukiwa na wenye afya, moyo wangu huwa wenye furaha na akili yangu huwa tulivu. Na hili linanisaidia kushugulikia changamoto za kila siku za maisha kwa mtazamo chanya na nguvu za ndani. Mazoezi yangu ya jioni yananifanya nijisike kuwa bora, kuwa makini na kuwa na nidhamu ya kujitahidi kila siku. Kwa kifupi, mazoezi yangu ya kila siku ni msingi, wafuraha, afya na mafinikio yangu ya kibinafsi. Kukimbia kuna nipa nguvu, prez-ups huniimarisha kimwili na zote kwa pamoja hufanya nijisike nimeridhika na nimejiboresha kila jioni. Mazoezi haya nisehemu ya maisha yangu ambayo siezi kuyapuuza. Kwani yananisaidia kuwa na mwili dhabiti akili safi na moyo wenye furaha. Kwa hivyo, nitaendelea kufanya mazoezi haya kila siku nikijenga afya yangu, nidhamu na furaha ili kila siku iwe bora zaidi kuliko jana. Mazoezi ya kila siku si kazi tu ya mwili. Ni njia kuishi maisha yenye afya, nguvu na ku.

Mafunzo ya jinsi ya kuwasaidia wateja na kuwaelewa katika kila jambo. Ndiyo mafunzo ya muhimu ambayo yamenisaidia sana kazini. Kwanza mafunzo haya yamenisaidia kuelewa mahitaji ya wateja. Kufahamu kinachosababisha changamoto zao kusikiliza kwa makini na kuuliza maswali sahihi kunanisaidia kutoa suluhisho sahihi na la haraka. Nilijifunza kuwa kila mteja ni tofauti na kila tatizo linahitaji kufanyiwa uchunguzi maalum. Mafunzo haya yamenifundisha uvumilivu umakini na umuhimu wa kuelewa kila mteja binafsi kabla ya kutoa msaada. Pili, mafunzo haya yamenisaidia kukuza uwezo wa kutatua changamoto kwa ufasaha. Nilijifunza mbinu mbalimbali za kutatua matatizo, kuunda mipango ya dharura na kushughulikia matatizo kwa haraka bila kupoteza utu wa wateja ujuzi huu umenifanya niwe bora kazini na ukanifanya niwe na uhakika na kujiamini wakati wa kushughulikia changamoto aidha, mafunzo haya yamenifundisha huruma na uwelewa kwa wateja. Kutatua tatizo sio tu kutoa suluhisho, ni pia kuelewa hisia za mtu aliye na changamoto na kushirikiana naye kupata njia bora za kuondoa tatizo hilo nilijifunza kuwa wateja wanapohisi wameeleweka wanajisikia huru kuzungumza na suluhisho linafanikiwa kwa urahisi zaidi hii ni somo muhimu la dhamani sana ambalo linaendelea kunisaidia kila siku kazini zaidi ya yote mafunzo haya yamenisaidia kujenga nidhamu na ujuzi wa kitaalam. Kupitia mafunzo nimejifunza kuwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza zaidi. Kuwa na mawazo ya ubunifu na kuendeleza uhusiano mzuri na wateja yameimarisha ujuzi wangu na kubadili maadili yangu ya kazi umakini heshima na moyo wa kusaidia wengine. Kwa kifupi mafunzo ya kazini kuhusu kutatua changamoto za wateja na kuwaelewa yamenisaidia zaidi katika kazi yangu na yamenifundisha kusikiliza kwa makini kutatua matatizo kwa ufanisi na kuunda uhusiano bora na wateja. Haya si mafunzo ya kawaida tu bali ni darasa la maisha kazini ambalo linaendelea kunisaidia kuwa mtaalamu bora mwenye huruma na mwenye nidhamu.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu. Kwanza kabisa, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiri nje ya mipaka ya kawida. Ninapo kutana na changamoto, siishii kulalamika au kukata tamaa, bali hutafuta njia mbadala za kutatua tatizo hilo. Mimi hujiuliza maswali, hutafakari kwa kina na kutumia mawazo yangu kuunda suluhisho ambalo linaweza kusaidia mimi na wengine. Hii inanifanya niwe mtu wa kutegemewa katika mazingira ya kazi nshule au jamii. Pili, ubunifu wangu hujitokeza katika vipaji na shughuli ninazo penda. Napenda sanaa kama vile uimbaji, muziki au hata kuandika mawazo yangu. Kupitia sanaa, ninaweza kueleza hisia ambazo wakati mwingine ni vigumu kuzisema kwa maneno ya kawida. Ubunifu hunipa uhuru wakua mimi mwenyewe bila uwoga wakuhukumiwa na hunipa furaha ya ndani inayo ni jenga kisaikolojia aidha mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kujifunza mambo mapya. Kila siku mimi hujitahidi kujiongezea maarifa. Iwa ni kujifunza ujuzi mpya kusoma au kusikiliza mawazo ya watu wengine. Kujifunza hunipa msukumo wa kuendeleza mawazo mapya ya kuboresha yale niliyo kwisha kuwa nayo. Ubunifu hauishi, hukua kadri mtu anavyo endelea kujifunza. Zaidi ya hayo, ubunifu wangu huonekana katika maisha yangu ya kila siku. Kuanzia jinsi ninavyopanga ratiba yangu, jinsi ni navyo tatua matatizo ya nyumbani au kazini hadi jinsi ni navyo wasiliana na watu, hujaribu kila mara kutumia mbinu za kipekee. Ninaamini kuwa hata mambo madogo ya kifanywa kwa ubunifu yanaweza kuleta mabadiliko makubwa sana. Pia, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kushirikiana na wengine. Mawazo yangu huimarika zaidi napo shirikiana na watu tofauti na wenye mitazamo tofauti. Kubadilishana mawazo hunipa fursa ya kuona mambo kwa njia mpya na kuunda suluhisho bora zaidi ubunifu si wa mtu mmoja pekee. Bali hukua kupitia ushirikiano.

Mwalimu ninayemkumbuka kutoka shule ni mwalimu anayeitwa mwalimu Kemino. Mwalimu kimindo hakuwa mwalimu wa kawaida. Zaidi ya kutufundisha masomo darasani, alikuwa mwalimu aliyeelewa kuwa wanafunzi ni binadamu wenye hisia, changamoto na ndoto tofauti alijua kuwa si kila wanafunzi hujifunza kwa kasi sawa na kwa sababu hiyo alikuwa na subira kubwa sana alituelewa pale tulipo kosea na badala ya kutukatisha tamaa alituhimiza tujaribu tena. Kitu kilicho mtofautisha sana mwalimu kemindo ni njia yake ya kuwasikiliza wanafunzi alikuwa tayari kusikiliza matatizo yetu, iwe ni ya masomo au ya maisha ya nyumbani alitufanya tujisikie salama kuzungumza naye bila woga uelewa wake ulitufundisha kuwa makosa simu mwisho wa safari, bali ni sehemu ya kujifunza na kukua. Aidha, mwalimu kemindo alikuwa mwalimu mwenye moyo, wa huruma na haki. Hakupendelea mwanafunzi mmoja kuliko mwingine. Kila mwanafunzi alipewa nafasi sawa ya kujifunza na kuonyesha uwezo wake alitufundisha si tu masomo ya darasani bali pia maadili ya maisha kama heshima, nidhamu, bidii na kujiamini kupitia uelewa wake, mwalimu kimindu alisaidia mwanafunzi wengi kubadili mtazamo wao kuhusu shule na masomo. Wanafunzi walio kuwa wakijiona dhaifu masomoni walipata matumaini mapya kwa sababu aliamini ndani yao, alikuwa akituambia mara nyingi kuwa kila mmoja wetu ana uwezo wa kufanikiwa ilimradi tunajiamini na kufanya juhudi. Hadi leo ninapo kumbuka maisha yangu ya shule jina la mwalimu Kimindu hujitokeza kwa heshima kubwa. Mafundisho yake ushauri wake na uelewa wake vimenisaidia hata katika maisha ya sasa. Alinifundisha kuwa kuwaelewa wengine ni jambo muhimu sana katika kuishi na kufanya kazi yoyote na watu tofauti. Kwa kifupi, mwalimu kimindo si mwalimu tu wa darasani bali alikuwa mlezi, mshauri na mfano wa kuigwa. Ni mwalimu ambaye nin mkumbuka kwa shukurani na heshima kubwa. Kwa jinsi alivyo kuwa anatuwelewa na kutujenga kimaadili na kisaikolojia. Kumbukumbu yake itaendelea kuishi ndani yangu kama ishara ya mwalimu wa kweli aliyegusa maisha ya wanafunzi wake.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Hisia ya kwanza, baada ya kuiona, bahari ilikuwa ni hisia ya furaha kubwa. Moyo wangu, ulijaa shangwe, isiyoelezeka, nilipoona maji mengi, yakienea mbali hadi macho hayangeweza kuona mwisho wake. Nilihisi kama ndoto imetimia. Furaha hiyo ilitokana na kutambua kuwa hatimaye nilikuwa nimesimama mbele ya jambo, ambalo nilikuwa nikilisikia tu kwenye hadithi, vitabu au simulizi za watu wengine. Bahari ilionekana kama muujiza wa asili uliokuwa umesimama mbele yangu. Baada ya furaha ilifuata hisia ya mshangao. Nilishangazwa na ukubwa wa bahari. Sauti ya mawimbi na upepo uliokuwa ukivuma kwa upole lakini kwa nguvu. Nilijiuliza ni vipi maji mengi kiasi hicho yanaweza kuwepo sehemu moja. Kila wimbi lililopiga ufukweni lilionekana kuwa na ujumbe wake likinifanya nitafakari juu ya nguvu na siri za maumbile. Mshangao huo ulinifanya nijisikie mdogo mbele uumbaji mkubwa wa mwenyezi mungu. Wakati huo huo nilihisi pia mshtuko. Sio mshtuko wa hofu bali mshtuko wa kutambua ukubwa wa jambo hilo. Nilisimama kimya kwa muda nikatazama bahari bila hata kusema neno. Akili yangu ilijaa maswali na mawazo mengi. Nilihisi kama hisia zangu zote zilikuwa zikigongana kwa wakati mmoja furaha, mshangao, heshima na tafakari ya kina. Kadri ninavyo, nilivyokuwa nikiendelea kuitazama bahari, nilihisi amani ya ndani. Mawimbi yalionekana kama yanazungumza na moyo wangu yakiniondolea mawazo na kunifanya nijisikie huru. Bahari ilinifundisha kuwa kuna mambo makubwa zaidi ya matatizo yetu ya kila siku na kwamba dunia imejaa uzuri usio na mipaka. Kwa kifupi, kuona bahari kwa mara ya kwanza ilikuwa ni uzoefu wa kipekee uliogusa moyo na akili yangu. Mchanganyiko wa furaha, mshangao na mshtuko ulinifanya nione maisha kwa mtazamo mpya. Ni kumbukumbu ambayo nitaendelea kuidhamini daima. Kwa sababu ilinifundisha kudhamini uzuri wa maumbile na kushukuru kwa fursa ya kuona ulimwengu kwa macho yangu mwenyewe.

Kitu kinacho nifanya nicheke ni video za muundaji maudhui wa Kenya, aitwaye Kenyan Charlie Chaplin. Kila ninapokuwa nimechoka au nimelemewa na mawazo mimi hutafuta muda wa kutazama video zake anavyowasilisha maudhui yake hunifanya nicheke bila kujizuia ucheshi wake ni wa kipekee kwani hutumia vitendo, sura za uso na matukio ya maisha ya kila siku kwa njia ya kuchekesha sana. Mara nyingi, hata bila maneno mengi, anaweza kunifanya nicheke kwa sababu ya jinsi anavyo igiza kwa ubunifu mkubwa. Kinacho nivutia zaidi kwa Kenyan Chale Chaplin ni jinsi anavyo akisi maisha halisi ya kila siku kwa ucheshi. Anachukua hali za kawaida ambazo watu wengi hupitia. Kisha kuzibadilisha kuwa vichekesho vinavyoguza maisha ya watu wengi. Hii hunifanya nijione kuwa sehemu ya hadithi, anayoiguza na hapo ndiipo kicheko kinapozidi kuwa che ukweli na cha kutoka moyoni. Zaidi ya kicheko, video zake hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Huondoa mawazo mazito na kunikumbusha kuwa maisha, hayapaswi kuchukuliwa kwa uzito, kupita kiasi kila wakati. Kupitia ucheshi wake najifunza kuwa, hata katika hali ngumu, bado kuna nafasi ya kutasabasamu na kucheka aidha kuangalia video zake hunisaidia kuimarisha hali yangu ya kisaikolojia. Baada ya kucheka, mimi huhisi nafuu, mawazo yangu hutulia na moyo wangu hujaa furaha kicheko hunipa nguvu mpya ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku nikiwa na mtazamo chanya. Kwa kifupi mambo yananifanya nicheke yana nafasi kubwa sana katika maisha yangu. Na video za Kenyan charlie chaplin ni sehemu muhimu ya furaha hio kupitia ucheshi wake, napata kicheko, burudani na faraja ya moyo. Ni ukumbusho kuwa kicheko ni zawadi kubwa na kwamba maisha huwa mazuri zaidi tunapo pata sababu ya kucheka kila siku.

Kwa upande wangu mimi napendelea kitanda kizuri badala ya kitanda kigumu. Kwanza kabisa kitanda kizuri hunifanya nijiskie huru na mwenye amani. Ninapolala juu ya kitanda laini mwili wangu hupata nafasi ya kupumzika kikamilifu. Misuli hulegea uchovu hupungua na ninahisi kuwa mwili wangu unatundwa. Tofauti na kitanda kigumu ambacho huleta maumivu ya mgongo au shingo. Kitanda kizuri hunipa msaada unaofaa kwa mwili wangu wote. Pili, kitanda kizuri hunisaidia kupata usingizi wa kina na wa kutosha. Usingizi mzuri hunifanya niamke asubuhi nikiwa na nguvu, nikiwa na furaha na nikiwa tayari kukabiliana na shughuli za siku napolala kwenye kitanda kigumu mara nyingi mimi hujikuta nikigeuka geuka usiku kucha kwa sababu ya kukosa Raha. Jambo ambalo huathiri ubora wa usingizi wangu aidha, kitanda kizuri hunifanya nijisikie kama ninayejidhamini na kujijali. Kuchagua mahali, pazuri pa kulala ni ishara ya kujipenda na kujithamini afya yangu. Hii hunipa hisia ya faraja, ya nyumbani na hunifanya nitazame kulala kama wakati wa kupumzika na kujituliza, sio mateso. Zaidi ya hayo, kitanda kizuri huchangia katika afya ya mwili kwa ujumla. Hunisaidia kuepuka maumivu ya mgongo viungo na misuli. Kwa muda mrefu, kulala kwenye kitanda kinachofaa kuna mchango mkubwa katika kudumisha mwili wenye afya na akili iliyo tulivu. Kwa upande mwengine, ingawa baadhi ya watu hupendelea kitanda kigumu, kwangu mimi hakinipei faraja ninayohitaji. Kitanda kigumu hunifanya nijisikie kama mwili wangu umebanwa na mara nyingi huondoa raha ya kupumzika. Ndiyo maana kwa hiari yangu, mimi huchagua kitanda kizuri, ambacho hunipa, usingizi mzuri na faraja ya kweli.

Kwa upande wangu, ningependa kutembelea mji wa Dubai. Kwanza kabisa, jambo linalonivutia sana kuhusu Dubai ni maendeleo yake makubwa ya kiteknolojia na kiuchumi. Mji huu umejengwa katikati ya jangwa lakini umeweze kugeuka kuwa kituo cha kisasa chenye majengo marefu na ya kuvutia. Majengo kama Burj Khalifa, jengo refu zaidi duniani, hunifanya nitamani kuona kwa macho yangu jinsi binadamu anavyoweza kufikia mafanikio makubwa kwa ubunifu na bidii pili, Dubai ni mji unaojilikana kwa maisha ya kifahari na ya kisasa. Kuna maduka makubwa ya kisasa, hoteli za kiwango cha juu na miundo mbinu bora ya usafiri. Ningependa kutembelea vituo vikubwa ya ununuzi kama Dubai Mall. Kuona chemichemi za maji na kufurahia mandhari ya usiku wa mji huu wenye mwanga na mvuto wa kipekee. Aidha, mji wa Dubai unanivutia kwa sababu ya mchanganyiko wa tamaduni. Watu kutoka mataifa mbalimbali huishi na kufanya kazi Dubai. Jambo linaloufanya mji huu kuwa wa kimataifa sana. Ningependa kujifunza kuhusu utamaduni wa waarabu kula chakula chao mavazi yao na desturi yao nikishuhudia pia jinsi wanavyokaribisha utamaduni za watu wengine. Zaidi ya hayo, Dubai ina vivutio vingi vya utalii kama vile fukwe nzuri. Visiwa vya bandia kama Palm Jumeirah, safari za jangwani na bustani za burudani ningependa kujaribu safari ya jangwani kupanda ngamia na kuona uzuri wa jangwa kwa macho yangu mwenyewe. Ningependa kupumzika ufukweni na kufurahia upepo mwanana wa bahari. Kinachonifanya nitamani zaidi kutembelea mji huu ni fursa za kujifunza na kutokana na mafanikio yao Dubai ni mfano mzuri, wa jinsi ndoto kubwa zinaweza kutimia kwa mipango mzuri, uongozi bora na matumizi sahihi ya rasilimali. Kutembelea mji huu kungekua chanzo cha motisha kwangu binafsi kungepanua mawazo yangu kuhusu maendeeo na mafanikio.

Mimi hutumia muda wa mapumziko ya mchana kutafakari. Wakati wa mapumziko ya mchana mimi hutafuta sehemu tulivu isiyo na makelele mengi. Inaweze kuwa chini ya mti kwenye benchi au sehemu yoyote ninapohisi amani. Ninapokaa kimya mimi huanza kwa kuvuta pumzi taratibu na kuachilia mawazo yote yanayonisumbua. Kutafakari hunisaidia kuachana na kwa muda na presha ya kazi na kunirudisha katika hali ya utulivu. Kupitia kutafakari, mimi huitazama nafsi yangu. Najiuliza maswali kuhusu siku yangu, jinsi ninavyofanya kazi na mambo ninayoweza kuboresha. Ni wakati wa kujikumbusha malengo yangu, ndoto zangu na sababu ya kufanya kile ninachokifanya. Kutafakari hunisaidia kujielewa zaidi na kufanya maamuzi bora maishani. Aidha kutafakari hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya muda mfupi wa kutulia mimi huhisi mzigo wa mawazo unapungua, moyo hutulia na akili hujaa amani. Hata kama mapumziko ni mafupi, tafakari hunifanya nirudi kazini nikiwa na nguvu mpya na mtazamo chanya. Zaidi ya hayo, muda huu hunisaidia kuimarisha umakini wangu. Baada ya kutafakari, ninaweza kufanya kazi yangu kwa umakini zaidi kuepuka makosa na kushughulikia changamoto kwa utulivu. Mapumziko haya hunifanya nijifunze kuthamini kimya na nguvu iliyopo ndani yake. Kwa kifupi, mapumziko ya mchana ni muda muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwani mimi hutumia muda huu kutafakari na kujenga amani ya ndani, kupunguza msongo wa mawazo na kujiboresha kibinafsi. Ni muda mfupi lakini wenye thamani kubwa unaonisaidia kuendelea na siku nikiwa na nguvu, matumaini na utulivu, zaidi wa kiakili.

Mimi kwa mtazamo wangu, sina talanda katika uchezaji ila ninapenda kutazama michezo. Kwanza, ninapokuwa nikiangalia mechi ya soka, najisikia kama niko sehemu ya tukio hilo moja kwa moja. Nimejifunza kwamba kutazama michezo kuna niwezesha kuona mikakati ya timu, mbinu za wachezaji na jinsi wachezaji wanavyo shirikiana. Hii inanifundisha mambo mengi, si tu kuhusu soka, bali pia kuhusu uongozi, maamuzi sahihi, uvumilivu na kushirikiana na wengine. Ni kama kupata darasa la maisha kupitia mchezo. Pili, kutazama soka kuna nipa. Fursa ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu au baada ya kazi nyingi. Nikiwa nikiangalia mechi nzuri. Akili yangu inapata pumziko. Ni wakati ambao na waze kuungana na marafiki au familia zangu kuzungumza kuhusu matukio ya mechi. Kubashiri matokeo na kufurahia pamoja kila hatua ya shindano. Hii inawezesha kuungana na wengine bila kushiriki moja kwa moja kwenye michezo. Na bado kufurahia uhusiano na michezo. Haitha napenda kutazama michezo kwa sababu ni burudani isio na kikomo. Kila mechi nitofauti, kila timu inanguvu na udhaifu wake. Na kila mtichezaji ana historia yake. Hii inafanya kila dakika kuwa na msisimko na kuwa ya kusisimua na isio tarajiwa. Ingawa sipendi kucheza na penda kuona ustadi, ujanja na shauku ya wachezaji wengine. Kutazama michezo kuna nifanya niwe mtaalamu mdogo wa kanuni za michezo, mikakati na uongozi wa timu. Lakini zaidi ya burudani na elimu, kutazama michezo kuna nipa furaha ya kipeke. Siku ambazo nipo peke yangu na televisheni au kwenye uwanja wa michezo na pata shauku ya kihisia. Sauti za mashabiki, kiki za mabao na hata huzuni ya kupoteza mechi fulani yote ya naniweka kwenye hisia za ukweli. Ni uzoefu wa kipekee ambao hauwezi kupatikana kwa njia nyingine isipokuwa tu kwa kuwa shabiki kwa hivyo ingawa wengine wanapenda kucheka soka na kuwa sehemu ya timu. Mimi ninapendelea njia yangu, kuwa shabiki makini, kufurahia kila mechi na kujifunza kupitia mashindano. Ni jambo ambalo lina nifanya niwe na furaha, kushirikiana na wengine na pia kunipa mwelekeo katika maisha yangu na muda wa kutafakari kwa kweli mimi ni shabiki wa kweli sijacheza soka lakini soka. Ninanipenda mimi, na nalipenda soka.

Mimi ninaupendelea mwanga wakati ila si mwanga mkali. Kwanza, mwanga wakati unanifanya nijisikia vizuri, kihisia na kimawazo wakati mwanga ni mkali sana maranyingi unanichosha unanifasya nisisitize macho yangu na kuathiri mkazo wangu wa akili kwa upande mwingine mwanga wa kati nisawa na jua la asubuhi au jua la mapema ya mchana. Unangaa kwa upole, unanikaribisha na unanifanya niwe makini bila kupata uchovu. Mwanga ambao unatua furaki dogo ya ndani. Unazidisha uthabiti wangu na kunifanya niwe na hali nzuri ya akili. Pia mwanga wakati unanisaidia kufanya kazi vizuri zaidi. Nikiwa kazini au nikiwa nasoma au hata nikipumzika mwanga wa kati unanifanya nizunguke vizuri na kuona kila kitu kwa uwazi. Sio lazima niwe kwenye mwanga wakati. Mwanga mkali unawapasua macho yangu au kutoa hisia za jotokali mwanga wa kati unakadiria vizuri unaangaza lakini hauzidi. Unakaribisha lakini hauchangani. Hii ni muhimu sana hasa wakati ninaitaji umakini. Wangalifu na utulivu vile vile mwanga wakati unanifanya nijisikia tuliu na mwenye amani. Nikiwa nyumbani mwanga mkali mara nyingi unanifanya nijisikie huzuni. Kidogo au haraka lakini mwanga wakati unanipata na kunipatia hali ya starehe. Ni kama ikulu ya mapenzi ya jua. Si kali mno, si hafifu mno ila nisawa na mzuri na usio choka. Napenda kuunda mazingira ya nye mwanga wakati, nyumbani. Kwani ya nanifanya nijisikia vizuri, kuzingatia mambo yangu ya kila siku na hata kufuraia burudani yangu. Kama kusama kutazama filamu au kutafakari. Haitha mwanga wa kati unanisaidia kuwa na afya ya macho bora. Sijapenda mwanga mkali unaokandamiza macho yangu. Unaowasha hisia zangu na mara nyingine unaweza kusababisha kichefuchefu kidogo au uchovu wa akili. Mwanga wakati nirafiki wa macho yangu unaniweka kwenye hali nzuri. Unalinda macho yangu na kunifanya nijisikie tulivu kila wakati. Hii ni muhimu sana. Kwa mtu kama mimi ambaya napenda kufanya mamu kwa muda mrefu bila kuumiza afya yangu. Kwa hivyo, ingawa wengine wanaweza kusema kuwa mwanga mkali ni mzuri au unaongeza nguvu. Mimi napendelea mwanga wakati. Ni mwanga unawo nifanya nijisikia furaha, utulivu na ufanisi. Ni mwanga unawo nifaa kimawazo, kihisia na kiafya ni mwanga wa marafiki na wa familia ni mwanga unawonifanya nijisikia niko salama na niko makini.